Ninajitahidi sana kupunguza matumizi ya plastiki kwa sababu ninaelewa madhara yake kwa mazingira afya na binadamu. Na vizazi vijavyo. Moja ya hatua kuu ninazochukua ni kutumia vyombi vya chuma cha pua. Au kauri badala ya plastiki katika maisha yangu kila siku. Kwanza vyombo vyombo vya chuma cha pua kwa jina lingine stainless steel. Ni nyenzi ni nyenzo imara. Salama na inayodumu kwa muda mrefu. Ninapachagua kutumia vyembo vya chuma cha pua kama chupa cha maji, vijiko, sahani na vikombe. Ninapunguza hitaji ya kununua na kutupa plastiki mara kwa mara. Hii hunisaidia kupunguza taka na pia kuokoa gharama kwa muda mrefu. Pili vyombo vya kauri vina faida kubwa kiafya. Havitoi kemikali hatarishi. Zinapogusana na chakula cha moto au baridi. Tafauti na baadhi ya plastiki ambazo zinaweza kutoa kemikali kama BPA. Kwa kutumia kauri ninahakikisha chakula changu kinabaki salama na chenye ubora. Pili kutumia vyombo visivyo vya plastiki, hunisaidia kulinda mazingira. Plastiki huchukua miaka mingi kuoza. Na mara nyingi huishia kwenye mito, bahari na misitu ambapo huathiri viumbe hai. Kwa kutumia vyombo vya chuma na kauri, ninachangia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda uhai wa vyombo viumbe wengine. Pia, ninapenda vyombo vya chuma, cha pua na kauri kwa sababu si ni rahisi kusafisha na kudumu kwa muda mrefu sana. Hii inanifanya nitumie vyombo vile vile kwa miaka mingi. Badala ya kubadilisha mara kwa mara kama ilivyo kwa plastiki. Matumizi haya ya muda mrefu hupunguza uzalishaji wa taka. Kwa upande wa mtindo wa maisha kutumia vyombo vya kudumu hunijengea nidhamu ya matumizi endelevu. Ninakua makini zaidi na kile ninachonunua na ninachotumia. Badala ya kuchagua kitu cha bei nafuu lakini cha muda mfupi nachagua kitu cha ubora ambacho kitaendelea kunihudumia kwa muda mrefu. Vile vile, ninajitahidi kupunguza plastiki kwa kuepuka bidhaa za matumizi ya mara moja kama chupa za plastiki, mifuko ya plastiki na vikombe vya plastiki. Badala yake, hubeba chupa yangu ya chuma, cha pua au kutumia vikombe vya kauri, nyumbani na kazini. Pia, ninatumia fursa ya kuelimisha watu wanaonizunguka kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki. Ninapowaonyesha kwa vitendo kuwa inawezekana kutumia vyombo badala kama stainless steel na kauri huwapa motisha ya kuiga tabia hiyo. Zaidi ya haya, kupunguza matumizi ya plastiki hunisaidia kuheshimu rasilimali za asili. Plastiki hutengenezwa kwa kutumia mafuta ya petroli ambayo ni rasilimali isiyo rejesheka kwa urahisi. Kwa kupunguza matumizi yake nachangia kuhifadhi rasilimali hizi kwa matumizi ya baadaye. Mazingira safi kumaanisha jamii yenye afya bora kabisa.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni jikoni. Jikoni kwangu siyo tu mahali pa kupikia chakula bali ni mahali pa furaha. Ubunifu na utulivu wa moyo kila ninapoingia jikoni huhisi hali ya furaha na kuridhika kwa sababu ndipo napata nafasi ya kuandaa vyakula ninavyovipenda zaidi. Kwanza, napenda jikoni kwa sababu chakula ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kupika hunifanya nijisikie huru na mwenye uwezo wa kuamua ninachokula. Ninapokuwa jikoni, nachagua viungo, mipangilio na ladha ninazozipenda. Hii hunifanya nijisikie kama ninajitunza mwenyewe kwa njia ya kipekee. Pili jikoni hunipa furaha ya kihisia. Ninapopika chakula ninachokipenda. Kama vile vyakula vya nyumbani au mapishi ninayofurahia sana hujawa na furaha moyoni. Harufu ya chakula kinachopikwa hunifanya nijisikie vizuri. Na huniondolea msongo wa mawazo nilioupata siku nzima. Zaidi ya haya jikoni ni mahali pa ubunifu kila wakati ninapopika si lazima nifanye kitu kile kile. Ninaweza kujaribu mapishi mapya kuchanganya viungo tofauti. Au kuboresha chakula kwa kawaida. Ubunifu huu hunifanya nijisikie nikiwa huru kueleza mawazo yangu kupitia chakula. Jikoni pia ni mahali ambapo nahisi amani na utulivu. Ninapokuwa peke yangu jikoni napata muda wa kufikiri, kutafakari na kupanga mambo yangu. Kupika hunipa nafasi ya kuwa mtulivu na kuzingatia jambo moja kwa wakati mmoja. Jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda jikoni kwa sababu hunipa hisia ya mafanikio. Baada ya kupika chakula kizuri, ninajisikia nimefanya jambo la maana. Kuona chakula kikiwa tayari na kufurahia matokeo ya juhudi zangu hunipa motisha na kujiamini zaidi. Kuongezea, jikoni ni mahali pa kujifunza. Kupitia kupika, nimejifunza kuhusu lishe bora, uwiano wa chakula na umuhimu wa kula kwa afya. Hii inanisaidia kuchagua chakula kinachofaa kwa mwili wangu na kuishi maisha yenye afya zaidi. Jikoni pia ni mahali pa kuunganishia watu. Wakati mwingine, familia au marafiki hukusanyika jikoni wakizungumza na kucheka huku chakula kikiandaliwa. Hii hujenga uhusiano na kumbukumbu nzuri na kunifanya nipende jikoni zaidi kwa upande mwingine, ninapokuwa jikoni nahisi furaha ya huru. Hakuna shinikizo la nje, hakuna hukumu ni mimi chakula na wakati wangu. Hali hii hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe bila kujifanya. Pia, jikoni hunifanya nijisikie mwenye shukurani. Ninapopika chakula, hutambua thamani ya chakula juhudi za watu waliokizalisha, na baraka ya kuwa na uwezo wa kula. Hii hunifanya niwe mtu wa kushukuru zaidi kwa mtazamo wa kisaikolojia. Jikoni ni mahali pa tiba ya akili kwangu. Kupika hunisaidia kupunguza mawazo asi hunipa furaha na kunirejesha kwenye hali ya utulivu. Ni kama aina ya tiba ya asili inayopatikana na kufanya jambo ninalolipenda katika maisha yangu.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa ufanisi mkubwa. Kwa sababu, ninaamini kuwa nidhamu na mipangilio sahihi. Ndiyo msingi wa mfanikio katika kazi, masomo na majukumu ya kila siku. Kuwa na uwezo wakueshimu wakati wamwisho uwajibikaji wangu na heshima kwa muda wangu na wa wengine. Kwanza, ninapoanza kazi au jukumu lolote huanza kwa kupanga mapema. Ninachambua kazi husika. Ninaigawa katika sehemu ndogo ndogo na kupanga muda maalumu kwa kila sehemu njia hii hunisaidia kuona kazi. Kwa uwazi na kuepuka msongamano wadakika za mwisho pili nidhamu ya muda. Ni jambo muhimu sana kwangu. Nimejifunza kujisimamia vizuri na kuepuka kucheleweshwa kwa mambo mengi. Najua kuwa kuairisha kazi kunaongeza presha na hupunguza ubora wa matokeo. Kwa hiyo, hujitahidi kuanza mapema ili niwe na nafasi ya kurekebisha au kuboresha kazi kabla ya muda huo wa mwisho kufika. Tatu, ninatumia ratiba na zana za kupanga kazi kama kalenda, orotha za majukumu au programu za kidijitali. Zana hizi hunikumbusha tarehe muhimu na hunisaidia kufuatilia maendeleo yangu. Kwa njia hii hua najua ni wapi nimefika na nini bado kinaitaji kufanya. Ninapokaribia muda wa mwisho huweka kipao mbele kwenye kazi muhimu zaidi na jifunza kutofautisha kati ya kazi ya haraka na ili inayeweza kusubiri. Hii hunisaidia kuzingatia mambo yenye adhari kubwa. Kwanza na kuhakikisha kuwa malengo makuu yanatimizwa kwa wakati. Pia ninahakikisha kuwa ninadhibiti vikwazo na usumbufu. Ninapokuwa nikifanya kazi yenye muda wa mwisho ujitenga na vitu vinavyoweza kunipotezea muda kama matumizi ya simu ya siyo ya lazima au mazungumzo yasiyo na umuhimu. Hii hunisaidia kudumisha umakini na kasi ya kazi. Zaidi ya hayo nimesema. Ninajali ubora wa kazi. Sio kukamilisha tu kwa haraka. Kupanga muda vizuri hunipa nafasi ya kukagua kazi yangu. Kurekebisha makosa na kuhakikisha kuwa matokeo yanakidhi viwango vinavyo itajika. Hii hunifanya nijivunie kazi ni nayo kabidhi. Kuna nyakati ambapo changamoto zisizo tarajiwa hutokea lakini hubaki mtulivu na mwenye mpangilio. Badala ya kukata tamaa hutathmini hali kurekebisha ratiba na kuendelea mbele uwezo huu wakubadilika hunisaidia kushughulikia muda wa mwisho hata katika mazingira yenye presha. Pia ninadhamini mawasiliano ya mapema ikiwa kuna changamoto ambayo inaweza kuadhiri muda wa mwisho huwasiliana mapema na wausika husika. Hii huonyesha uwajibikaji na husaidia kuepuka mkanganyiko au misuguwano. Kwa upande wa afya ya akili, mipangilio mizuri hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapojua kuwa ninampango dhabiti. Hua na amani ya akili na ninafanya kazi kwa kujiamini. Hii hunifanya nishughulikie majukumu yangu kwa utulivu badala ya haraka ya hofu.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni muziki wa injili pekee. Huu ni muziki ambao una nafasi ya pekee sana katika maisha yangu kwa sababu sio tu burudani bali ni chanzo za faraja. Mwongozo wa kiroho na nguvu ya ndani kila ninaposikiliza muziki wa injili uhisi kama nafsi yangu inapata amani na mwelekeo mpya. Kwanza, napenda muziki ya injili kwa sababu unanikumbusha uwepo wa mungu katika maisha yangu ya kila siku. Maneno ya nyimbo nyingi za injili yamejaa ujumbe wa matumaini, imani, shukrani na uvumilivu. Ninapokutana na changamoto za maisha nyimbo hizi hunipa moyo wa kuendelea na kunikumbusha kuwa sipo pekee yangu. Pili, muziki wa injili hunisaidia sana kudumisha utulivu wa akili na moyo. Katika dunia yenye msongo wa mawazo, presha za kazi, masomo na maisha kwa ujumla kusikiliza muziki wa injili, hunifanya nipunguze mawazo hasi na kupata amani ya ndami ni muziki unaonituliza na kunirejesha katika hali ya utulivu. Tatu, muziki wa injili hunisaidia kujenga na kuimarisha imani yangu. Kupitia nyimbo ninajifunza masomo ya kiroho kama subira unyenyekevu, upendo na msamaha. Nyimbo nyingi za injili zinafundisha maadili mema yanayonisaidia hata katika mahusiano yangu na watu wengine. Muziki wa injili pia hunipa guvu ya kiroho na kisaikolojia. Kuna nyakati ambapo mtu huhisi kuchoka, kukata tamaa au kukosa motisha. Wakati huo, kusikiliza mziki wa injili uniinua moyo, hunipa matumaini mapya na kunisaidia kuangalia maisha kwa mtazamo chanya zaidi. Pia, napenda muziki wa injili kwa sababu una ujumbe safi na wenye kujenga. Tofauti na baadhi ya muziki wa kawaida unaweza kuhimiza tabia zisizofaa. Muziki wa injili hujikita katika ujumbe wa kujenga tabia njema heshima na kuishi maisha yenye maadili. Hii hunifanya nijisikie salama kusikiliza wakati wowote. Kwa upande wa kihisia, muziki wa injili hunigusa sana kuna nyimbo zinazoweza kunifanya nitafakari maisha yangu. Kuangalia safari niliopitia na kushukuru kwa yale niliopata wakati mwingine hunifanya ata kutoa machozi. Bali si kwa huzuni, si kwa huzuni, bali kwa shukrani na unyenyekevu mbele za mungu. Muziki wa injili pia hunisaidia kuanza na kumaliza siku yangu vizuri. Mara nyingi napenda kusikiliza asubuhi ili kuanza siku kwa sala na tafakari au jioni ili kushukuru na kutuliza mawazo kabla ya kupumzika. Hii hunipa uhiano mzuri wa kiroho katika ratiba yangu ya kila siku. Zaidi ya haya kusikiliza muziki wa injili, hunijengea nidhamu ya kiakili na kimaadili. Maneno ya nyimbo hunikumbusha kuishi kwa haki, kuwa mwaminifu na kuwajali wengine hii inanisaidia kufanya maamuzi bora katika maisha yangu ya kazi masomo na mahusiano napenda pia muziki wa injili kwa sababu unaunganisha watu. Unapochezwa kanisani, nyumbani au hata binafsi huleta hisia ya umoja na mshikamano hunifanya nihisi kuwa sehemu ya jamii pana ya wauni wanaoshiriki imani na matumaini ya.

Ndio, napenda sana kucheza michezo ya video. Na michezo ni naopenda zaidi ni GTA, Grand Theft Auto. Michezo ya video kwangu si burudani tu, bali pia ni njia ya kupumzika. Kufungua akili na kujifunza mambo mbalimbali kupitia ulimwengu wakidijitali. Kwanza kabisa, napenda GTA kwa sababu ina uhuru mkubwa wa mchezaji. Mchezo huu hunipa nafasi ya kuchagua ninachotaka kufanya ndani ya dunia ya mchezo. Iwe ni kufuata misheni, kuchunguza ramani, kuendesha magari au kushiriki shughuli mbalimbali. Uhuru huu hunifanya nijisikie kama niko katika dunia halisi lakini salama, ambapo naweza kufanya majaribio bila madhara ya kweli. Pili, GTA inanivutia kwa sababu ya hadithi zake zilizojaa ubunifu na uhalisia wa kijamii. Wahusika wake wanaonesha changamoto za maisha, maamuzi magumu na matokeo ya vitendo vya binadamu. Hii hunisaidia kuelewa kwa kina jinsi maamuzi yanavyoweza kuathiri maisha hata kama si ndani ya mchezo. Tatu, kucheza GTA hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya masomo, kazi au shughuli nyingine kucheza mchezo huu hunipa nafasi ya kupumzisha akili na kuachana kwa muda na mawazo mengi. Ni kama mapumziko ya akili yanayonisaidia kurejea katika hali ya utulivu. Mchezo ya video kama GTA pia hunijengea ujuzi wa kufikiri kwa haraka na kufanya maamuzi. Katika mchezo, mara nyingi unahitaji kuamua kwa haraka cha kufanya, wapi pa kuenda au jinsi ya kutatua tatizo fulani. Hii hunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kufikiri kimkakati na kutatua changamoto. Pia, napenda GTA kwa sababu inaboresha utaratibu wa macho na mikono. Kuendesha magari kwa kasi, kulenga shabaha na kudhibiti muhusika kunahitaji umakini na ufanisi. Kadri, ninavyoendelea kucheza, ndivyo ujuzi huu unavyozidi kuimarika. Kwa upande wa kijamii, michezo ya video hunisaidia kuungana na watu wengine. Kuna nyakati ninapocheza na marafiki au kujadili mchezo na watu wengine wanao pia upenda mchezo huo. Hii hujenga urafiki, mawasiliano na kushirikiana mawazo. Hasa tunaposhirikiana mbinu za uzoefu wa mchezo. Napenda pia GTA kwa sababu ramani zake ni pana na zanye maelezo mengi. Kuanzia miji, barabara hadi mazingira ya asili kama fukwe na maeneo ya vijijini. Yote haya hunifanya nijisikie kama niko katika ulimwengu halisi hii huongezea hamasa ya kuchunguza na kugundua vitu vipya ndani ya mchezo Ingawa GTA ni mchezo kuburudisha sana ninaelewa pia umuhimu wa nidhamu na mipaka. Nacheza kwa wakati wangu wa mapumziko ili isi niathiri masomo, kazi au majukumu mengine ya maisha. Hii hunisaidia kufurahia michezo bila kuathiri malengo yangu ya muda mrefu. Kwa mtazamo wa ubunifu GTA hunichochea kufikiri kwa ubunifu na kufikiria nje ya mipaka. Kuna njia nyingine za kukamilisha misheni au kushughulikia changamoto. Jambo linalonifanya nitumie akili yangu kubuni mbinu tofauti. Pia, michezo ya video kama GTA hunisaidia kujifunza kuhusu teknolojia ya michezo ya kisasa. Huongeza uelewa wangu kuhusu jinsi, michezo inavyotengenezwa, uhisaji, sauti na simulizi za ki.

Mnyama wangu wa kufugwa ninayempenda zaidi ni ngombe. Napenda sana ngombe kwa sababu wana manufaa mengi kwa binadamu. Na pia wana tabia ya utulivu inayovutia. Ngombe ni miongoni mwa wanyama wa kufugwa ambao wamekua na mchango mkubwa katika maisha ya binadamu kwa muda mrefu hasa katika jamii za afrika na dunia kwa ujumla. Nikianzia hapo sababu kubwa inayofanya nipende ngombe ni maziwa wanayotoa. Maziwa ni chakula muhimu kwa sana kwa afya ya binadamu. Kwa sababu yana virutubisho vingi kama protini, kalishiamu, vitamini na madini mengine yanayosaidia kuimarisha mifupa, meno na afya kwa ujumla. Kwangu mimi, maziwa si tu kinywaji, bali ni sehemu muhimu ya lishe ya kila siku. Na ngombe wanahakikisha upatikanaji wa raslimali hii muhimu. Pili, ngombe wanatabia ya utulivu na upole mara nyingi ngombe huonekana kuwa wanyama watulivu wasio na haraka au fujo. Tabia yao hii hunifanya nijisikie amani ninapokuwa karibu nao. Tofauti na baadhi ya wanyama wengine wa kufugwa ngombe hawapigi kelele nyingi wala kuleta usumbufu mkubwa. Jambo hili linalowafanya wafae sana kufugwa hata katika maeneo ya makazi ya watu. Ngombe pia hunifundisha subira na utulivu wa maisha. Unapowaangalia wakila majani polepole au wakitembea bila haraka. Unajifunza kwamba si kila kitu maishani kinahitaji kukimbizwa. Wananikumbusha umuhimu wa kufanya mambo kwa utaratibu na kwa utulivu bila presha zisizo na lazima. Zaidi, ngombe wanathamini kubwa kiuchumi bali na maziwa ngombe hutoa nyama ngozi na samadi ambayo itatumika kama mbolea kuboresha uzalishaji wa mazao shambani. Hii inawafanya wawe mnyama wa thamani sana hasa kwa wakulima na wafugaji. Kwa jamii nyingi, ngombe ni ishara ya utajiri, heshima na usalama wa kifedha. Ingawa napenda ngombe, naelewa pia kwamba hawana tabia nyingi za kuchekesha kama wanyama wengine, kama umbwa au nyani. Hawafanyi vitendo vinavyoweza kunifanya nicheke mara kwa mara. Hata hivyo, hili silioni kama upungufu mkubwa, kwa sababu nguvu yao kubwa ipo katika utulivu, msaada na mchango wao wa kudumu katika maisha ya binadamu. Ngombe pia ni wanyama wenye ustahimilivu mkubwa. Wanaweza kuzoea mazingira mbalimbali na kuishi kwa muda mrefu ikiwa wanatunzwa vizuri. Hii inanionesha umuhimu wa kuwajali wanyama hawa kwa kuwapa chakula bora maji safi na huduma za afya ili waweze kuendelea kutuletea manufaa. Kwa upande wa kijamii na kitamaduni ngombe wana nafasi muhimu sana katika baadhi ya tamaduni. Ngombe hutumika katika sherehe, mahari na mila mbalimbali. Hii inaonyesha jinsi ngombe walivyo zaidi ya mnyama wa kawaida. Ni sehemu ya utambulisho na historia ya jamii nyingi. Pia napenda ngombe kwa sababu hawana tabia ya ukali bila sababu mara nyingi wakitunzwa vizuri wanakua wapole na rahisi kuwasimamia hii inawanfanya wafae hata kwa wau wanaopenda mazingira ya amani na utulivu kama mimi.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni rangi nye upe. Napenda rangi hii kwa sababu inamana ya kipekee sana kwangu. Asa kwa upande wakihisia. Kisaikolojia na hata kiutamaduni. Rangi nye upe huashiria amani usafi. Tulivu na muanzo mpya. Kila ninapoi ona unifanya nijisikie vizuri nikiwa na amani ya ndani na matumaini mapia kwanza rangi nyeupe inanivutia kwa sababu ya maana yake ya amani katika dunia ya leo iliyojaa changamoto migogoro na msukosuko wa mawazo kuona rangi nyeupe hunikumbusha umuhimu wa kuishi kwa amani na kuelewana hunifanya nithamani utulivu heshima na mshikamano kati ya watu pili, napenda rangi nyeupe kwa sababu ya usafi na uwazi wake. Nyeupe huonekana uwazi na safi bila kuchanganywa na rangi nyingine. Hii unikumbusha umuhimu kukua mkweli mwenye niya safi na mwenye moyo ulio uwazi katika maisha ya kila siku. Unisaidia kujitatmini na kuishi maisha yenye uwazi na uwadilifu. Naiusisha pia rangi nye upe na muanzo mpia wa maisha. Mara nyingi, nye upe hutumika kwa shiria ukurasa mpia au muanzo wa safari mpia. Kila ninapoyiona na hisi kama ninanafasi ya kuanza upia kurekebisha makosa ya zamani na kujijenga upia kwa mtazamo chanya. Mahali ninapoi yona rangi nye upe mara nyingi ni kwenye bendera. Katika bendera nyingi za mataifa na mashirika, rangi nye upe utumika kuwakilisha amani, umoja na matumaini. Kila ninapona bendera ikiwa na rangi nye upe. Uhisi eshima na uzito wa ujumbe unawasilishwa ujumbe wa mshikamano na maelewano zaidi ya bendera rangi nye upe pia uonekana katika mazingira ya kila siku, kama mavazi, majengo, makanisa, hospitali na hata katika maumbile kama mawingu au muanga wajua. Kila mahali inapojitokeza, uleta isia ya utulivu na mpangilio mzuri. Kwa upande wa kisaikolojia rangi nyeupe hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Inanipa isia ya nafasi, hewa, safi na muanga. Hii ndiyo sababu napenda mazingira yenye rangi nye upe au yenye mchanganyiko wa rangi tulivu. Unisaidia kufikiri vizuri na kubaki mtulivu. Katika maisha yangu ya kila siku, napenda kutumia rangi nye upe katika mavazi kwa sababu unifanya nijisikie nadhifu, mtulivu na mwenye kujiamini. Pia, rangi nye upe huendana na rangi nyingine nyingi. Jambo linanolifanya iwe rahisi na yakuvutia kwa matumizi ya kila siku. Kwa mtazamo wa kiroho, rangi nye upe inashiria usafi wa moyo na amani ya ndani. Katika mazingira ya ibada, mara nyingi nye upe hutumika kuwakilisha utakatifu matumaini na usiano mzuri na mungu. Hii unifanya ni hizi karibu zaidi na amani ya kiroho. Ingawa rangi nye upe huonekana kuwa rahisi inanguvu kubwa ya ujumbe. Ina uwezo wa kuleta watu pamoja, kuondoa hofu na kuleta matumaini. Ndiyo maana napenda sana rangi hii kwa sababu si rangi tu bali ni ujumbe wa amani na faraji. Kwa ujumla napenda rangi nye upe kwa sababu inashiria amani. Usafi na matumaini na ninapoyiona hasa kwenye bendera. Unifanya nijisikie vizuri na kutulia rangi nyeupe inanipa nguvu ya kiakili na kihisia. Na inanisaidia kuhishi maisha yenye mtazamo chanya.

Mimi binafsi napenda zaidi kuvaa ndevu kuliko kunyoa ndevu kwangu si mapambo tu ya uso. Bali nisehemu ya utambulisho wangu. Mwonekano wangu na hata hali yangu ya kujiamini. Napokuwa na ndevu na jihisi vizuri zaidi, mwenye mvuto na mwenye heshima binafsi. Kwanza napenda ndevu kwa sababu zinanifanya nionekane mtanashati na wakuvutia. Mwonekano wa ndevu hunipa sura ya ukomavu na udhabiti. Watu wengi huona ndevu kama ishara ya utu uzima, nguvu na mzito wakiume. Hii hunifanya nijisikie vizuri, ninapukuwa mbele ya watu au katika mazingira ya kijamii. Pili, ndevu zinanipa kujiamini. Kujiamini ni jambo muhimu sana katika maisha. Iwe ni kazini, shuleni au katika mahusiano ya kijamii. Ninapukuwa na ndevu nadhifu. Ninajisikia nimekamilika kabisa. Jambo linalonifanya nitembee, nizungumze na nijitambulishe kwa ujasiri zaidi. Tatu, ndevu hunisaidia kujieleza kama mwanaume. Ninjia ya asili ya kuonyesha utu wangu bila kusema maneno mengi. Watu wengi hutambua kuwa mwanaume mwenye ndevu mara nyingi huonekana kuwa na msimamo. Mwenye nidhamu na mwenye malengo. Hii hunipa motisha ya kuendelea kuwa mtu bora zaidi katika mienendo na tabia zangu. Ninapendelea ndevu pia kwa sababu zinahitaji utunzaji na nidhamu. Kuvaa ndevu sikuziacha tu zikue bila mpangilio. Nilazima uzitunze, uzioshe, uzichane na wakati mwingine uzipunguze ili zibaki nadhifu. Utaratibu huu hunifundisha uwajibikaji na kujijali ambavyo ni mambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa upande wa kiafya, ndevu pia zina faida fulani. Zinalinda ngozi ya uso, thidi ya mwanga, mkali wa jua, vumbi na hata baridi. Pia hupunguza muwasho unautokana na kunyoa mara kwa mara. Ambao kwa baadhi ya watu huleta michubuko au vipele usoni. Ingawa ninaheshimu watu wanaopenda kunyoa kabisa. Mimi binafsi huona kuwa ndevu zinanifaa zaidi kulingana na sura na haiba yangu. Kila mtu ana uhuru wa kuchagua mwonekano anao upenda. Na kwa upande wangu ndevu ndizo zinanipa faraja na kuridhika zaidi. Kwa mtazamo wa kijamii na kitamaduni, ndevu pia zimekuwa ishara ya hekima, uongozi na heshima katika jamii nyingi. Katika historia, viongozi, wasomi na wazee waliheshimiwa sana. Walivaa ndevu kama ishara ya uzoefu na busara. Hii hunifanya nijivunie zaidi kuvaa ndevu. Ndevu pia hunisaidia kujitofautisha na wengine. Katika dunia ya leo, ambapo watu wengi hunyoa na kufuata mitindo inayofanana. Ndevu hunipa mwonekano wakipekee na wakuvutia. Hii hunifanya ni jisikie nimesimama imara katika uchaguzi wangu binafsi. Kwa upande wa kisaikolojia, ndevu hunipa hisia ya kujikubali. Zinaniwezesha kukubali mwonekano wangu wa asili bila kujificha au kubadilika ili kuwaridisha wengine. Hii ni hatua muhimu sana katika kujenga heshima binafsi na amani ya ndani.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuosha vyombo. Ingawa ni kazi muhimu sana katika kudumisha usafi wa nyumbani binafsi siipendi kabisa. Si kwa sababu ni kazi isiyo ya maana. Bali kwa sababu hunichosha na hunifanya nijisikie kama inanichukua muda mwingi bila kunipa motisha yoyote. Kwanza kabisa, kuosha vyombo hunihitaji kusimama kwa muda mrefu. Jambo linalonichosha kimwili. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo kusimama tena jikoni kuosha sahani sufuria na vijiko huonekana kama mzigo mkubwa. Mwili unahitaji mapumziko lakini kazi hii hainipi nafasi hiyo mara moja. Pili, kazi ya kuosha vyombo mara nyingi huwa inarudiwarudiwa. Baada ya kila mlo vyombo huchafuka tena na vinahitaji kuoshwa upya. Hali hii hunifanya nijisikie kama kazi hii haina mwisho. Na haileti hisia ya kukamilisha kazi kwa muda mrefu kama kazi nyingine za nyumbani. Sababu nyingine inayonifanya nichukie kuosha vyombo ni maji baridi au ya moto kupita kiasi. Wakati mwingine, maji huwa baridi sana. Hasa asubuhi au usiku, au moto kupita kiasi na kuleta usumbufu mikononi. Hali hii hunifanya nisifurahie kabisa kazi hii hata kama mazingira mengine yako mazuri. Pia kuosha vyombo kunahusisha uchafu wa chakula kama mafuta, mabaki ya wali, ugali au mboga ambazo sio vya kufurahisha kushika kwa mikono. Harufu na hali ya vyombo vilivyochafuliwa huongeza hisia ya kuchukia kazi hii. Kwa upande wa muda, kuosha vyombo kunachukua muda ambao ningeutumia kufanya mambo mengine muhimu au ninayoyapenda. Kama kusoma, kupumzika au kufanya mazoezi. Hii hunifanya nijisikie kama kazi hii inaninyima muda wangu binafsi. Hata hivyo, ninaelewa kuwa kuosha vyombo ni jukumu muhimu sana. Usafi wa jikoni una mchango mkubwa katika afya ya familia. Kwani vyombo visafi vinaweza kusababisha magonjwa. Kwa sababu hiyo, hata kama siipendi, ninajitahidi kufanya kazi hii kwa uwajibikaji inapobidi. Ili kupunguza hisia za kuchukia. Wakati mwingine hujaribu kujipa motisha kama kusikiliza muziki wakati ninaosha vyombo au kufanya kazi hii haraka ili nimalize mapema. Njia hizi hunisaidia kidogo kuvumilia kazi hii. Pia, ninaamini katika kugawana majukumu ya nyumbani. Pale inapowezekana kugawana kazi kama kuosha vyombo husaidia kupunguza mzigo kwa mtu mmoja na kufanya kazi hii iwe nyepesi zaidi kisaikolojia. Kwa mtazamo mpana, kuosha vyombo hunifundisha unyenyekevu na uwajibikaji si kila kazi katika maisha ni ya kufurahisha lakini bado ni lazima ifanywe kwa sababu ya manufaa yake. Hii hunisaidia kukua kimaadili na kuwa mtu mwenye nidhamu. Kwa ujumla, kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuosha vyombo. Kwa sababu ni ya kuchosha, inarudiwa mara kwa mara na hunichukua muda mwingi. Hata hivyo, ninaifahamu umuhimu wake na ninajitahidi kufanya inapohitajika kwa ajili ya usafi na afya ya nyumbani. Kwa mtazamo wangu, kazi hii inanifundisha kuwa hata mambo tusiyoyapenda ni sehemu ya maisha na kuyafanya kwa uwajibikaji ni ishara ya ukomavu.

Kuhusu shirika langu. Jambo ambalo napenda zaidi ni amani na mshikamano unaopatikana ndani yake. Katika mazingira mengi ya kazi si rahisi kupata hali ya utulivu na mshikamano kati ya wafanyikazi. Lakini katika shirika langu napenda sana jinsi kila mtu anavyoshirikiana kwa amani na heshima. Hii ni moja wapo ya sababu kubwa. Zinazofanya nifurahie kuwa sehemu ya shirika hili. Kwanza, amani ndani ya shirika inafanya kazi kuwa rahisi na yenye tija. Wakati hakuna migogoro isiyo ya lazima, kila mtu anaweza kuzingatia majukumu yake bila msongo wa mawazo. Hali hii hunifanya nifanye kazi kwa utulivu na kuzingatia ubora badala ya kusumbuliwa na migongano ya kijamii Amani inaunda mazingira ya kustaajabisha ambapo kila mmoja anajisikia salama kisaikolojia. Pili, mshikamano ndani ya shirika ni jambo linalonipa motisha ya kipekee. Wafanyikazi wanaposhirikiana kusaidiana na kushirikiana maarifa au uzoefu inaunda nguvu kubwa ya pamoja. Mshikamano huu husaidia kushugulikia changamoto kwa urahisi na kwa haraka hali hii hunifanya nifanye kazi kwa utulivu na kuzingatia ubora badala ya kusumbuliwa na migongano ya kijamii hii hunifanya nijisikie kuwa mimi ni sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi binafsi jambo linaloongeza ujasiri ni ari ya kufanya kazi. Zahidi ya hilo, amani na mshikamano, hujenga kultura ya heshima na kuelewana. Kila mfanyakazi anaheshimiana bila ubaguzi. Maneno mazuri hutumika mara kwa mara na kila maoni yanazingatiwa kwa uzito wake. Hii unifanya niwe na hali ya moyo safi. Nikijua kwamba mawazo yangu na jitihada zangu zinathaminiwa sana. Napenda pia shirika langu kwa sababu hali ya mshikamano inasaidia katika ubunifu na kushirikiana mawazo. Wakati kila mtu anapohisi huru kuzungumza bila hofu ya kutakatwa au kushutumiwa, wazo bora huibuka na kila kazi inafanikishwa kwa ubunifu zaidi. Hali hii ya mshikamano ni muhimu sana kwa mafanikio ya shirika na inachangia ustawi wa kila mfanyakazi. Aidha amani na mshikamano hutoa motisha ya kuendelea kuwa sehemu ya shirika. Wakati mtu anajihisi salama na anathaminiwa huwa na hamasa ya kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana na wengine na kujitolea zaidi. Hii inachangia sio tu maendeleo ya shirika bali pia maendeleo ya kila mfanya kazi kimaadini na kitaaluma kwa upande wa kisaikolojia kuishi katika shirika lenye amani na mshikamano kuna punguza msongo wa mawazo na kuchochea furaha ni rahisi kuamka kila siku na motisha ya kwenda kazini, unapojua uko mahali ambapo watu wanashirikiana kwa heshima na utulivu. Hii pia inasaidia afya ya akili na kuimarisha ustawi wa wafanya kazi. Zahidi ya hayo, amani na mshikamano hufanya shirika liwe mfano wa kuigwa kwa mashirika mengine. Wakati mashirika mengine ya nakumbana na migogoro ya mara kwa mara, shirika langu linaonyesha jinsi kuzingatia heshima. Mshikamano na utulivu kunavyoweza kuleta mafanikio. Hii inanifanya nijivunie kuwa sehemu ya shirika linalotoa mfano chanya katika.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa karibu kila siku. Hasaa yale yanayo husiana na uchumi. Hii ni sehemu, muhimu sana ya maisha yangu. Hasa kwa kuwa napenda maswala ya fedha, soko la fedha na mwelekeo wa uchumi wa dunia. Kufuatilia matukio haya, kuna nipa ufahamu. Mwanga wakufanya maamuzi na kuelewa mbadiliko yanayoweza kuathiri maisha yangu na mazingira ya kifedha. Nikianza, kufuatilia matukio ya kimataifa, kuna nisaidia kubaini mwelekeo wa uchumi. Hali ya soko la fedha, bei za mali gafi, viwango vya riba na sera za benki kuu za mataifa mbalimbali. Uathiri moja kwa moja au kwanjia isio ya moja kwa moja soko la fedha na uwekezaji. Kwa mfano, ikiwa kuna mabadiliko makubwa ya sera ya fedha nchini, marekani au uingereza mara nyingi kuna athari kwa soko la forex, hisa na hata bei za bidhaa kama mafuta na chakula. Kwa hivyo, kufuatilia matukio haya kuna nipa mwanga wa kufanya maamuzi bora ya kibiashara na uwekezaaji. Pili, kufuatilia matukio ya kimataifa kuna nisaidia kuelewa siasa na mgawanyo wa nguvu duniani. Hata kama msingi wakimsingi ni uchumi. Siasa na matukio ya kimataifa mara nyingi uathiri hali ya uchumi. Migogoro, mabadiliko ya serikali au makubaliano ya kibiashara ya napojitokeza ya naweza kubadilisha mwelekeo wa masoko ya fedha na uwekezaaji. Kwa hivyo, habari hizi ni muhimu ili nisiwe peke yangu kwenye makosa ya kutokuelewa mwelekeo wa dunia zaidi ya haya kufuatilia matukio ya kimataifa kunanisaidia kuwa tayari kisakolojia na kistrategia. Unapojua habari mapema inaweza kuwa tofauti kubwa katika kufanya maamuzi. Hii inausisha situ biashara ya fedha mbali pia mipango binafsi na kifamilia. Kama kuekeza au kupanga safari na shughuli zinazohitaji rasilimali za kifedha napenda pia kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu kunanisaidia kujua maswala ya maendeleo na uchumi wa dunia. Kutoka kwa ripoti za umoja wa mataifa, benki ya dunia, IMF, hard sector binafsi, habari hizi uongeza uelewa wangu wa hali ya uchumi, wadunia na mabadiliko ya nayo tokea. Hii inachangia katika kuwa na mtazamo mpana na siwa kihisia tu. Aidha kufuatilia matukio ya kimataifa kuna nisaidia kuzidi kujua masoko na mtindo ya kifedha kwa kuwa mimi ni mfwatiliaji wa Forex na maswala ya uwekezaaji ni muhimu kuelewa ni inchi gani zinachukua hatua zipi na zinazoweza kuathiri thamani ya sarafu, bei za mafuta au hisa. Hii inanisaidia kufanya maamuzi ya kistratejia na kupunguza hasara zisizo hitajika. Kwa upande mwingine, kufuatilia matukio ya kimataifa, kuna nisaidia kuboresha mawasiliano na mijadala ya kitaaluma. Wakati ninajua matukio ya sasa na weza kushiriki kwa ufasaha na marafiki au wenzangu wa kazi katika mijadala ya kiuchumi na kisiasa. Hii huchangia pia kujenga mtazamo, chanya wa uongozi, maamuzi bora na maarifa ya kisasa.

Mimi, msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua. Kwa sababu nyingi, msimu huu ni muhimu sana katika maisha yangu binafsi. Kwa kazi za shamba na kwa mazingira kwa ujumla. Napenda msimu huu kwa sababu unaleta maisha, unasaidia kilimo na unanipa nafasi ya kufurahia maumbile kwa ukamilifu. Kwanza kabisa, napenda msimu wa mvua kwa sababu unasaidia sana kilimo. Wakati wa mvua, shamba linaishi, mimea inakua kwa haraka na mazao yanapata maji ya kutosha bila kuhitaji umwagiliaji wa bandia. Kwa mtu anayependa kilimo kama mimi, huu ni wakati mzuri zaidi wa kufanya kazi shambani na kuona matokeo ya jitihada zangu. Nyanya, mahindi, mboga na matunda hukua kwa nguvu na kuonyesha afya nzuri kwa sababu ya maji ya mvua. Pili, msimu wa mvua unahimiza uhusiano na mazao ya chakula. Wakati mvua inanyesha, ni rahisi kupata mazao safi na yenye afya. Kama mboga za majani, mahindi na matunda. Hii hufanya maisha ya kila siku kuwa mazuri zaidi. Na pia huleta furaha ya kuona kwamba jitihada za kilimo zinalipa. Pia ni wakati mzuri wa kuandaa chakula kikubwa cha familia kutokana na mazao mapya Kuongezea, napenda msimu wa mvua kwa sababu unahimiza maumbile ya kijani na uhai wa wanyama. Kila mahali unapoangalia miti inakua safi na yenye rangi angavu. Mashamba yana aanga kwa uhai na ndege na wanyama wa porini huonekana wakiwa na hai wenye furaha. Hali hii ya uhai na uzuri wa mazingira unipa furaha ya kiroho na akili tulivu. Napenda pia msimu wa mvua kwa sababu unaleta hali ya hewa tulivu na baridi yenye furaha. Hali ya mvua mara nyingi inasafisha anga, kupunguza vumbi na kuleta hewa safi. Hii hunifanya nijisikie vizuri kisaikolojia, nikifurahia harufu ya udongo. Baada ya mvua au sauti ya mvua ikipiga kwenye paa au majani, ni hali ya kipekee inayonipa utulivu wa akili na furaha ya ndani. Aitha, msimu wa mvua unanisaidia kufurahia shughuli za andani na nje ya nyumba nikiwa shambani au nyumbani mvua hunipa fursa ya kufanya shughuli kwa utulivu. Kama kusoma, kusikiliza muziki au kupanga shughuli za kilimo na familia. Hali ya mvua inapoongeza utulivu wa mazingira huchangia pia katika kuboresha afya ya akili na kisaikolojia. Kwa upande wa kijamii, msimu wa mvua pia unanisaidia kushirikiana na familia na marafiki. Shuguli za kilimu mara nyingi ufanyo kwa ushirikiano ambapo wanajamii hufanya kazi pamoja shambani. Kuongelea maisha na kubadilishana mawazo. Hii inachangia mshikamano wa kijamii na uhusiano bora kati ya watu. Zaidi napenda msimu wa mvua kwa sababu unanisaidia kufahamu na kuthamini mabadiliko ya tabia inchi. Kila musimu unahali zake. Lakini mvua huonyesha umuhimu wa kusawazisha maji kuhifadhi rasilimiali na kuzingatia mazingira.

Kifaa changu na chaji mara moja tu kwa siku. Hii ni kutokana na ufanisi mkubwa wa betri yake. Jambo linalo nifanya nionekani kuwa na uraisi, wa kutumia kifaa bila wasiwasi, wa kutafuta chaja mara kwa mara. Kufanya hivi, kuna nisaidia kupanga ratiba yangu ya kila siku na kudumisha matumizi bora ya kifaa changu. Kwanza kufuatia ufanisi wa betri sina haja ya kuchaji mara nyingi. Betri ya kifaa changu nienye uwezo mkubwa na inadumu kwa muda mrefu. Hivyo naweza kutumia kifaa kwa shuguli zangu zote za kila siku bila hofu ya kuisha nguvu mapema. Hii inarahisisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa kwani si hitaji kubadilisha tabia zangu za kutumia kifaa au kuzingatia muda wa kuchaji. Pili, kuchaji maramoja kwa siku kuna nisaidia kudumisha umri wa betri. Betri za kisasa sinapendekezo kuchajiwa kwanjia inayokithi mahitaji na si imara nyingi kupitia kiasi. Ili zisiharibike haraka. Kwa kuchaji maramoja, mimi hufata utaratibu bora wa betri na kuakikisha kuwa kifaa kinadumu kwa muda mrefu na kinatoa uduma bora kila wakati. Kuongezea, kuchaji maramoja kwa siku kuna nisaidia kupanga ratiba yangu ya kila siku. Kwa kuwa, najua betri ya kifaa changu inatosha kwa siku nzima. Ninaweza kupanga shuguli zangu pila hofu ya kifaa kuwacha kufanya gafla. Hii inanisaidia katika kazi, masomo na shuguli nyingine za kila siku. Na kunipa uhuru wa kutumia kifaa kwa uhakika. Napenda pia njia hii kwa sababu inapunguza musongamano, wanishati na matumizi ya siyo ya lazima. Kufanya kazi na kifaa changu bila kuingilia mara kwa mara kwenye chaja. Kuna nisaidia kuwa na nidhamu ya matumizi ya nishati na kushirikisha betri kwa njia bora. Hii pia njia mzuri ya kuelimisha kutumia teknolojia kwa uangalifu na kwa malengo bora. Aitha, kuchaji kifaa mara moja kwa siku, kuna nisaidia kisaikolojia. Sijali kila mara ikiwa kifaa kipo na nishati au la. Jambo, linalopunguza wasiwasi na kunipa amani ya akili. Napata uhakika kuwa nitakuwa na kifache nyinguvu wakati wa wote ninapuhitaji, bila kuingilia shuguli zangu za kila siku. Kwa mtazamu wakibinafsi, kuchaji kifaa maramoja kwa siku kuna nisaidia kuhishi maisha kiyufundi kwa urahisi. Ninaweza kutumia simu, kompyuta au kifaa chochote bila kufikiri sana kuhusu betri. Jambo linalongeza tija na kuraisisha matumizi ya teknolojia. Zahidi, hii tabia ya kuchaji maramoja inahimiza nidhamu binafsi. Ni muhimu kupanga wakati wa kuchaji. Asa kabla ya kulala au baada ya kutumia kifaa kwa muda mrefu. Ili kuwakikisha kuwa siku inayofuata, ninaanza na kifaa chenye nguvu kamili. Hii hunisaidia kujenga tabia ya mpangilio na nidhamu ya kila siku. Kuchaji maramoja kwa siku pia kinapunguza hatari ya kuharibika kwa betri. Betri nyingi za kisasa haziwezi kustahimili kuchaji mara kwa mara bila mpangilio na kufanya hivyo kuna punguza ufanisi wake. Kwa kuchaji mara moja kwa siku, ninaakikisha betri inabaki na afya nzuri na kifaa kinaendelea kutoa huduma bora. Kwa mtazamo, wa kifedha na rasilimali, kuchaji mara moja kuna saidia pia kupunguza matumizi ya umeme. Hii ni njia ndogo ya kuchangia uhifadhi wa nishati na kudumisha mazingira kwani hakuna haja ya kutumia umeme kupita kiasi kwa kuchaji maranyingi.

Hekima nilio jifunza maishani ni kwamba maisha yanahitaji nidhamu. Siku pigana miti ovyo ovyo. Uvumilivu na uwangalivu katika kila hatua. Tunayo ichukua. Kila siku ni somo jipya. Na changamoto zinatufundisha zaidi kuhusu utu. Uhusiano na malengo yetu binafsi. Hekima hii ufanya mtu ajue ni lini achukue hatua, nilini avumilie na nijinsi gani atumie maarifa na uzuefu wake kwa faida ya maisha yake. Kwanza kabisa, nimejifunza kuwa nidhamu ni msingi wa mafanikio. Bila nidhaamu ni rahisi kupoteza muda au kufanya maamuzi yasio na msingi mzuri. Nidamu inausisha kupanga ratiba yako, kuosha nyumba mapema, kufuata madhili yako na kufanya kila jambo kwa ubora na uwangalifu. Hii ni hekima muhimu sana. Kwani inatufundisha kwamba mafanikio sio matokeo ya bahati tu, bali matokeo ya tabia na maamuzi yetu ya kila siku. Pili, nimejifunza hekima ya uvumilivu na kustahimili changamoto. Maisha mara nyingi hayakuwa rahisi. Changamoto kushindwa la kushugulika na watu tofgauti hufanyika kila siku. Kila changamoto ni fursa ya kujifunza na uvumilivu unafundisha jinsi ya kudibiti hisia. Kutafuta suluhisho na kushirikiana kwa njia bora na wengine. Hekima hii inasaidia kuwa mtu mwenye subira na mwenye akili timamu. Tatu, nimejifunza kuwa kuzingatia matokeo kabla ya kuchukua hatua ni hekima kubwa. Kila hatua tunayo ichukua inamatokeo. Si kwa sisi tu bali kwa watu wengine pia. Hekima hii inahusisha kufikiri kabla ya kutenda, kupima hatari na kufanya maamuzi ya busara. Ni njia ya kuwakikisha kuwa hatutengenezi matatizo makubwa kwa kufanya mambo bila kuzingatia matokeo. Hekima nyingine niliojifunza ni kujithamini na kudumisha heshima. Kwa wengine, maisha ni rahisi wakati unajua thamani yako na unaheshimu thamani ya wengine. Hii ufundisha jinsi ya kuishi kwa amani, kushirikiana kwa heshima na kuunda uhusiano mzuri wakijamii. Uwelewa huu ni msingi wa furaha ya kweli na mahusiano thabiti. Aidha nimejifunza hekima ya kujifunza kila wakati na kutafuta maarifa. Maisha hayana kikomo katika kujifunza. Kila tukio, kila mtu tunayekutana nae na kila changamoto ni darasa jipya la hekima. Hii inasaidia kuwa mtu ambaye anaelewa mabadiliko ya maisha anaweza kukabiliana na hali mpya na kuboresha ujuzi wake kila siku. Napenda pia hekima ya kuzingatia afya ya mwili na akili. Maisha yanafaa kuishi kwa furaha na afya na kwa hivyo ni hekima kutunza mwili na akili kupita lishe bora, mazoezi na kupumzika. Hii inasaidia kuwakikisha kuwa tunayo nguvu ya kukabiliana na changamoto na kufurahia maisha kwa ufanisi. Hekima nyingine ni kumshukuru mungu au shukurani kwa maisha. Hii ufundisha mtazamo chanya ikituwezesha kushugulika na changamoto kwa moyo wa amani na furaha. Ushukuru wa kila siku unafundisha kuwa kila kitu nizawadi na fulsa ya kujifunza na kukua. Kwa upande wa uhusiano nimejifunza hekima ya kusikiliza zaidi kabla ya kutoa maoni. Mara nyingi tunapozungumza au kutoa maamuzi bila kusikiliza tunakosea.

Wakati umeme unapokatika, mimi huwa na utaratibu wa kutumia nishati ya jua ili kudumisha shughuli zangu za kila siku bila usmbufu kwa kuwa maisha ya kisasa yanategemea umeme kwa kila kitu. Kutoka kwa mawasiliano, kazi, burudani, hadi shughuli za nyumbani kutumia nishati mbadala ni hekima na muhimu sana. Kwanza kabisa, nishati ya jua ninjia kuendelea na shughuli bila kuvunjika kwa mtiririko wakazi. Wakati umeme unapokatika gafla, ninaweza kutumia sola kuendesha vifaa vya msingi kama taa, kompyuta, simu na baadhi ya vifaa nyumbani. Hii inahakikisha kuwa kazi masomo au shughuli nyingine zineendelea bila kuchelewa. Hii ni muhimu hasa pale ninapokuwa na ratiba ya kazi au masomo ambayo haiwezi kusimamishwa. Pili, kutumia nishati ya juwa ninjia ya uhakika na wakisasa wa kudumisha uhuru wa matumizi ya nishati. Si lazima ni subiri kwa muda mrefu umeme urudie au kutumia generator za mafuta ambazo mara nyingi ni ghali na zinatoa kelele. Sola inafanya maisha kuwa rahisi na inarahisisha kuwa na amani ya akili wakati wa dharura au upotevu wa umeme. Zaidi ya hilo, kutumia nishati ya jua kuna nisaidia kuwa na nidhamu ya kuokoa na kutumia nishati kwa uwangalifu. Wakati unapokaribiana na nishati mbadala, unafundishwa kupanga matumizi. Kwa kikisha kila kifaa kinatumia nguvu inavyo hitajika na kuipuka upotevu warasilimali. Hii ni hekima ya kidigitali na ya maisha ya kisasa. Napenda pia nishati ya kujua ya jua kwa sababu ni rafiki wa mazingira. Badala ya kutumia jenereta zinazo tumia mafuta au nishati za garama kubwa ambazo zinachafua hewa sola hutoa njia safi ya kupata umeme bila kuathiri mazingira. Hii ufundisha kuwa kila mtu anajukumu katika kuhifadhi dunia na rasilimali zake. Aidhaa kutumia sola kuna nisaidia kuwa tayari katika dharura za umeme. Hakuna haja ya kuingilia masoko ya umeme au kusubiri kwa masaa bila kufanya kitu. Kila kifaa kina chohitaji nguvu kinaweza kuendelea kufanya kazi. Hali hii utoa amani ya akili na kuzuia msongo wa mawazo unaotokana na upotevu wanishati ya umeme. Kwa upande wa kifedha, kutumia sola kuna punguza gharama za umeme na mafuta. Badala ya kulipa zaidi kwa jinereta au kusubiri umeme wa kawaida ni shati ya jua inarahisisha maisha na ufanya matumizi ya kila siku kuwa ya kiuchumi zaidi. Zaidi ya hayo nishati ya jua inasaidia kudumisha mawasiliano naburudani. Katika dunia ya leo, simu, kompyuta na televisheni ni sehemu muhimu za maisha. Sola inaakikisha kuwa unaweza kuendelea kusoma, kufanya kazi mtandaoni au kushirikiana na familia na marafiki bila usumbufu. Kwa mtazamo binafsi, kutumia nishati ya jua kuna nipa uhuru wakiakili na wakimawazo. Sijali tena kuhusu kuathiriika na upotevu wa umeme ghafla. Hii ufundisha kuwa kila tatizo lina suluhisho na mara nyingi suluhisho inapatikana pale ambapo unatumia teknolojia kwa uangalifu. Napenda pia ni shati ya jua kwa sababu inajenga tabia ya ujuzi wakiteknolojia. Kutumia sola, kuna hitaji kufahamu jinsi mfumo unavifanya kazi, jinsi ya kuunganisha betri na jinsi ya kudibiti matumizi ya vifaa.

Kila mwezi ninapanga malengo ya kazi kwa uangalifu ili kuhakikisha napata matokeo bora nakuwa na mpangilio thabiti kazini. Hii ni muhimu kwa sababu kazi bila malengo ni kama safari bila ramani. Huwezi kufikia mwisho kwa ufanisi kuweka malengo kunanisaidia kuwa na mwelekeo kuongeza tija na kudumisha nidhamu ya kila siku. Kwanza, ninaanza kwa kutathmini malengo na matokeo ya mwezi uliopita. Hii inanisaidia kuelewa ni sehemu gani ya kazi ilikuwa nzuri, ni changamoto gani zilizojitokeza, na ni maeneo gani yanayohitaji kuboreshwa. Kwa mfano, kama nilikuwa na malengo ya kukamilisha ripoti fulani au kufanikisha mradi napima ni kiasi gani kilichofanikishwa na ni nini kilikosekana. Hii hufundisha kuwa kila malengo yanahitaji ufuatiliaji wa karibu na tathmini ya matokeo. Pili, ninapanga malengo mapya kwa kuzingatia kipaumbele cha kazi. Si kila jambo linaweza kufanywa kwa wakati mmoja. Kwa hivyo, ninatambua ni kazi gani ni muhimu zaidi, ni lini inapaswa kufanywa na ni matokeo gani ninayotarajia. Hii inanisaidia kutenga muda wa kila jambo na kuepuka msongomano wa majukumu. Zaidi ya hilo, ninapanga malengo kwa kifaa cha ufuatiliaji. Hii inaweza kuwa kalenda ya dijitali, programu ya spreadsheet au dayari ya kazi. Kila kazi ina tarehe ya mwisho, hatua za utekelezaji na vigezo vya kufanikisha. Hii inarahisisha kuona ni hatua gani zimekamilika na ni hatua gani bado zinahitaji juhudi. Napenda pia kutumia mbinu ya malengo yanayoweza kupimika. Pimika, kila lengo lazima liwe na kwanza, bainifu, lengo linapaswa kueleweka wazi. La pili, linalopimika, ni rahisi, yani ni rahisi kuona kama lengo limefikiwa. Tatu, lengo lazima liwe linaloweza kufanikishwa kwa rasilimali zilizopo. Nne, linalohusiana, lengo lazima liwe na umuhimu kwa kazi au timu. Tano, linaweka muda, yani kila lengo lina tarehe ya mwisho. Hayo yote ni mbinu nitakayo tumia ya malengo yangu kuweza kupimika. Mbinu hii hufundisha nidhamu, mpangilio na uwekaji wa malengo yenye maana. Na hufanya kazi iwe rahisi, kufanikisha bila msongamano wa mawazo. Aidha, ninajitahidi kuhakikisha kila lengo linaendana na malengo makubwa ya kampuni au shirika. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba malengo yangu binafsi yanachangia katika mafanikio ya timu na shirika kwa ujumla. Hivyo, kila hatua ninayochukua ni yenye tija kwa mtu binafsi na kwa wengine pia. Kwa upande wa utekelezaji, ninapanga ratiba ya kila wiki na kila siku. Malengo ya mwezi hugawanywa kwenye hatua ndogo ndogo. Zinazoweza kufanyika kila siku. Hii hufanya kila lengo liwe rahisi kufanikisha na kunisaidia kudumisha nidhamu bila kuahirisha kazi au kushindwa. Napenda pia kufuatilia maendeleo kila mwisho wa wiki. Hii inahakikisha kuwa lengo linaendelea kufanikishwa kama ilivyopangwa. Ikiwa kuna changamoto, ninaweza kurekebisha ratiba au njia utekelezaji.

Lengo langu na muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye ufanisi mkubwa na kudhibitisha ubora wa kazi zangu. Hivyo kuwa kielelezo cha mafanikio na ushawishi kazini. Lengo hili linahusisha kujenga ujuzi dhabiti nidhamu ya kazi na uwezo wa kushughulikia changamoto mbalimbali kwa kiwango cha juu. Kwanza kabisa, lengo langu na muda mrefu ni kujijenga, ushawishi na heshima kazini. Nataka kuwa mtu ambaye wengine wanamshirikisha, wanamfuata kwa ushauri na wanadhamini maamuzi yake. Hii inaitaji nidhamu, ujuzi wa mawasiliano na uwezo wakutatua matatizo kwa busara. Kwa kufanya hivi, naweza kushirikiana kwa ufanisi na timu yangu na kuwa kilelezo cha ushawishi wa kazi bora. Pili, lengo langu la muda mrefu ni kustawisha taaluma na ujuzi wangu. Ninataka kujua kila jambo muhimu katika kazi yangu kutoka kwa uendeshaji wa kila siku hadi mbinu za kisasa za kazi. Teknolojia mpya na njia bora za kutoa matokeo hii inahakikisha kuwa ninaweza kushughulukia changamoto mbalimbali. Bila usumbufu na kutoa kazi ya kiwango cha juu kila wakati. Zaidi ya hilo. Lengo langu ni kufanikisha mafanikio ya timu na shirika. Nimejifunza kuwa mafanikio ya muda mrefu hayakuwe kiwi kwa mtu binafsi pekee. Ni muhimu kushirikiana na wengine kuelewa malengo ya jumla ya shirika na kuhakikisha kila hatua ninayochukua inachangia mafanikio ya jumla. Kwa kufanya hivyo, ninaongeza heshima yangu kazini na kuwa sehemu ya mafanikio na kubwa zaidi. Napenda pia lengo langu la muda mrefu liwe kujenga nidhamu na ufanisi wa muda mrefu. Hii inahusisha kupanga malengo ya kila mwezi, kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kuwa kila kazi inafanywa kwa wakati unaofaa na kwa ubora. Nidhamu hii ni msingi wa mafanikio ya muda mrefu na inahimiza maendeleo endelevu kazini. Aidha, lengo langu ni kuwa kielelezo cha maadili mema kazini. Nataka kuonyesha kwa wengine umuhimu wa heshima, uwajibikaji na uwazi katika kila jambo. Hii ni hekima muhimu sana. Kwani inachangia katika kuunda mazingira mazuri ya kazi na kushirikiana kwa amani na ufanisi. Kwa upande wa kisaikolojia, lengo langu la muda mrefu ni kudumisha utulivu na furaha kazini. Kazi bila furaha na amani ni kazi isio na tija. Kwa hivyo, ninaweka mkazo katika kufanya kila jambo kwa uangalifu. Kushugulikia changamoto kwa subira na kufurahia kila mafanikio madogo pamoja na timu. Zaidi ya hayo, lengo langu ni kufanikisha maendeleo ya kitaaluma na kupata nafasi za juu za ushawishi kazini. Ninataka kufikia kiwango cha juu cha ujuzi wa mstari wa mafanikio ambapo ninaweza kuongeza au kuongoza kutoa maamuzi ya busara na kuunda mabadiliko chanya katika kazi na shirika. Kwa mtazamo wa kibinafsi, lengo langu la muda mrefu pia ni kujenga ufanisi mkubwa. Nataka kazi zangu nidhamu yangu na maadili yangu ya kazini yachangie kwenye mafanikio ya wale watakaojae baada yangu.

Nakumbuka mwalimu wangu wa sayansi ya biolojia wa shule ya upili kwa undani. Alikuwa mwalimu ambaye hakufundisha tu masomo ya shule. Bali pia aliguza miuyo ya wanafunzi wake kwa uelewa. Upendo na msaada wa kweli mwalimu huyu hufundisha kwa njia ya kipekee. Akifanya kila somo kuwa la kuvutia na kuelewake. Jambo lilo nifanya nipende somo la bayilojia na kusoma kwa bidii zaidi. Kwanza nakumbuka jinsi alivyo tumia mbinu za kufundisha za kipeke. Hakucheki tu vitabu cha somo bali alitumia maonyesho michoro na mifano halisi ya maisha ya kila siku kwa mfano alituelezea mifumo wa mwili ya binadamu kwa kutumia mifano rahisi na mfano wa mwili wa binadamu ulio funikwa kwa michoro. Jambo ilionifanya ni fahamu zaidi. Hii ilisababisha somo la baolojia kuwa la kuvutia na sikitu cha kufundishwa kwa gafla tu. Pili, nakumbuka upendo wake wakibinafsi kwa kila mwanafunzi alikuwa mwalimu mwenye huruma aliyejali hali za wanafunzi wake mara nyingi alinisalamia kwa jina langu akiniuliza maswali kuhusu maisha yangu nje ya shule. Na mara nyingine akaniunga mkono nilipokuwa na changamoto za kielimu au binafsi. Hii ilisababisha nifahamu kwamba mwalimu hawezi kuwa tufundi wa swasomo bali pia kiongozi na mshauri wa maisha. Kuongezea juu ya hilo, mwalimu huyu alinifanya nipende somo la biolojia. Hakua mwalimu wa kaida wakuwamusha hafu tu. Bali alituonyesha uzuri wa sayansi na jinsi somo linavyohusiana na maisha halisi. Alitufundisha kuwa kila sehemu ya mwili, kila mmea na kila mnyama ina hadithi ya kusisimua na ni muhimu kuelewa. Hii ilinifanya nipende somo na kuendelea kudadisi zaidi napenda pia jinsi alivyokuwaa mwemye msaada pale tunapohitaji. Ikiwa nilikua na ugumu kuelewa somo, alitupa muda wake binafsi kuweza kueleza kwa upya kwanjia rahisi. Ikiwa nilikuwa na changamoto za maisha binafsi au familia, alionyesha huruma na msaada. Mwalimu huyu hakufundisha tusomo bali alifundisha pia maadili ya maisha. Nidhamu na uangalifu katika mambo yote tunayo yafanya. Aidha nakumbuka hekima yake ya kuunganisha funzo la kisaikolojia na la kisaikolojia la wanafunzi wake. Alitufundisha sio tu kuzingatia alama na mitihani bali pia kujenga tabia nzuri. Nidhamu na shauku ya kujifunza. Hii ilinisaidia kuendeleza moyo wa kujifunza hata baada ya kutoka shule ya upili. Kwa upande wa kihisia, mwalimu huyu alinifundisha kuthamini walimu na maarifa yao. Hakuwa mwalimu wa kujisifu tu, bali alikuwa mfano uwadilifu. Ushawishi na mshikamano katika shule. Alitufundisha kuwa heshima na ushirikiano ni sehemu muhimu ya mafanikio ya maisha yetu. Nakumbuka furaha na hisia zamotisha alizo tupa. Alituongeza ari. Akituonyesha kuwa kila mwanafuzi ana uwezo wakufanya vizuri ikiwa atajitahidi na kushirikiana. Hii ili nisaidia kuwa na kujiamini, kujiandaa kwa mutihani na kushugulikia changamoto za shule kwa moyo wa udhubutu. Kwa mtazamo wa kibinafsi, malimu huyu alinifanya nipende masomo ya sayansi na kunifanya niwe na malengo ya baadaye. Alinipa uelewa kwamba elimu ni msingi wa maisha bora na kwamba n dhamu, bidii na shauku ya kujifunza ufanikisha.

Mazingira mazuri ya kazi ni yale yanayochangia wafanyikazi kuwa na furaha, motisha, tija na ushirikiano bora. Ni mchanganyiko wa ushusiano mzuri, motisha ya ndani na ya nje. Mpangilio mzuri na maadili mema ya kazi mazingira haya hufanya wafanyikazi wafanye kazi kwa ubora na kwa moyo wa furaha. Kwanza, motisha ni kipengele muhimu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Wafanyikazi wanapohamasishwa, wanapenda kazi yao, wanajitahidi zaidi na wanakuwa na moyo wa kushirikiana. Motisha inaweza kuwa ya kifedha kama vile mishahara ya haki, bonasi au tuzo za kila mwezi. Na pia inaweza kuwa ya kisaikolojia kama vile kutambua juhudi za mtu, kupongeza mafanikio na kutoa msaada pale inapohitajika. Pili, mazingira mazuri ya kazi yanahitaji ushirikiano na heshima kati ya wafanyikazi na viongozi. Ikiwa kila mtu anaheshimiana, kusikilizana na kushirikiana kwa wazi, kazi inakuwa rahisi na furaha huongezeka. Ushirikiano huu hufundisha nidhamu, uelewa na mshikamano wa kweli kazini. Zaidi, mpangilio na usalama wa kazi ni muhimu. Eneo la kazi linalopangwa vizuri, zana na vifaa vinavyopatikana. Na usalama wa kimwili na kisaikolojia huchangia wafanyikazi kuwa na tija na motisha. Wafanyakazi wanapohisi kuwa mazingira ni salama, wanajitolea zaidi na wanahisi kuwa sehemu ya familia ya kazi. Napenda pia mawasiliano bora. Mazingira mazuri yanahimiza mawasiliano wazi kati wafanyikazi na viongozi. Pamoja na kushirikiana kwa dhati bila hofu ya kubaguliwa au kutakiwa hii inafanya kazi kuwa rahisi, inapunguza migongano na inachangia motisha. Aitha, fursa za maendeleo binafsi na kitaaluma, zinachangia mazingira mazuri ya kazi. Wafanyikazi wanapopata fursa ya kujifunza, hupata mafunzo na kupata kupanda cheo. Wanahisi kuthaminiwa na motisha yao huongezeka. Mazingira yenye fursa za ukuaji, hubadilisha kazi kuwa sio mzigo bali fursa ya kujifunza na kufanikisha malengo binafsi. Za upande mwingine, utambulisho na malengo ya kazi hufanya mazingira kuwa mazuri. Wafanyi kazi wanapojua kuwa kazi yao ina maana, inachangia shirika au jamii. Wanajitahidi zaidi na wanahisi kuridhika. Hii huchangia tija na motisha ya ndani ya kufanya kazi kwa bidii. Nikiongezea, utamaduni wa heshima, nidhamu na uwazi unachangia sana. Mazingira ya kazi ambapo kila mtu anathaminiwa nidhamu ina heshimiwa na uwazi unadumishwa. Yanapunguza migongano, kuongeza mshikano, mshikamano na kuunda hisia za furaha na amani kazini. Napenda pia kuboresha morali. Wafanyikazi wanaposhirikishwa katika maamuzi, kupata pongezi na kuhisi kuwa mchango wao unathaminiwa, morali huongezeka. Hii inasababisha motisha ya ndani ufanisi wa kazi na furaha kazini. Kwa upande wa kibinafsi, kuwepo kwa mwanga wa kiakili na burudani kazini huchangia pia. Mazingira yenye viti vya starehe, muziki wa kifahari na nafasi za kupumzika huboresha utulivu wa akili na kuondoa msongo wa kazi. Wafanyikazi wanapozifurahi hali za kazi, motisha yao inakua.

Kinachonifanya nicheke ni kukumbuka kumbukumbu nzuri za zamani hasa zile zinazopangwa na furaha urafiki na wakati wa utotoni kumbukumbu hizi hufanya moyo wangu ujaze furaha na kicheko kinatokea kwa asili bila kujizuia. Kicheko ni ishara ya furaha ya ndani na ni mojawapo ya njia bora za kuonyesha amani ya moyo. Kwanza nakumbuka jinsi kumbukumbu za utotoni zinavyoweza kufufua furaha ya kipekee kwa mfano, kucheza michezo ya banta kupiga mpira wa miguu na wenzangu au kutengeneza magari madogo kwa udongo ni kumbukumbu ambazo kila mara zinanifanya nicheke. Hizi ni kumbukumbu za heshima na urafiki ambazo zinatufundisha kuthamini wakati mzuri na hufanya moyo wangu uwe mwepesi. Pili, kicheko kinatokea ninapokumbuka shughuli zilizokuwa na mshikamano wa familia na marafiki. Tukio dogo la kucheka pamoja na ndugu au rafiki wa karibu. Linarudiwa kichwani na kunifanya nicheke bila shaka. Kicheko hiki ni cha kweli kwani kinatokana na kumbukumbu halisi hisia nzuri zilizohusiana na watu waliokuwa karibu nawe. Kuongezea nakumbuka mambo ya kuchekesha yalitokea katika shule au kwenye michezo ya kijamii hii ni pamoja na kejeli zisizo za hatari kicheko kilichoibuka kutokana na ajali ndogo za michezo au kejeli za marafiki ambazo hazikuumiza bali zilitufanya tushirikiane kwa furaha. Kumbukumbu hizi zinatufundisha kuwa maisha yanaweza kuwa yenye furaha hata pale changamoto zinapojitokeza. Napenda pia jinsi kumbukumbu za matukio ya sherehe na furaha ya pamoja zinavyonifanya nicheke. Sherehe ya kuzaliwa, harusi, ndogo au kusherekea mafanikio ya familia na marafiki hubakia kichwani kama kumbukumbu za furaha. Kila mara ninapokumbuka tabasamu, nyimbo au furaha iliyokuwa pale kicheko kinaebuka kwa asili. Aidha, kicheko kinatokea pale ninapokumbuka mafanikio madogo au changamoto zilizoshughulikiwa kwa furaha kwa mfano pale nilipofanikiwa kushinda mashindano ya shule, kuimarisha mradi au hata kufanikisha jambo, lililoonekana ngumu kwa urefu wa muda kumbukumbu hizo zinaniamsha na kunifanya nicheke kwa furaha ya ndani. Kwa upande wa kihisia, kicheko kutokana na kumbukumbu zuri. Kinatofautiana na kicheko cha sasa. Hapa kicheko hiki ni cha amani. Kinachotoka ndani hakiuhusiani na vichekesho vya sasa au kejeli za watu. Ni kicheko kinachofumbatwa na kumbukumbu nzuri na furaha ya kweli ya ndani. Zaidi ya hayo kicheko kinatokea pale ninapokumbuka ushirikiano wa marafiki katika michezo na shughuli za kila siku. Hii inatufundisha kuthamini uhusiano mzuri mshikamano na umuhimu wa kushirikiana na wengine kwa furaha. Kicheko hiki kinabakia kikubwa pale kumbukumbu zinapodhamiriwa na moyo napenda pia jinsi kumbukumbu za utotoni na urafiki wa dhati zinavyonifanya nicheke hata wakati wa changamoto za sasa. Kumbukumbu hizi hufufua motisha amani ya moyo na furaha ya ndani. Hii ni hekima ya kweli kuwa na kumbukumbu zuri kunachangia afya ya akili na furaha ya kudumu. Kicheko kinachotokana na kumbukumbu nzuri hufundisha shukrani na kutambua thamani ya maisha.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya maua. Hasa ile ya maua safi, yanayo pandwa au yanayo chanua asubuhi. Harufu hii haina maana tu kwa hisia za mwili bali pia inachangia amani ya akili, utulivu wa moyo na hisia nzuri za furaha. Ni harufu inayonifanya nihisi karibu na asili na kuniacha na mitazamo chanya wa maisha. Harufu ya maua hufufua hisia nzuri na kumbukumbu za amani. Wakati ninaisikia harufu ya maua, mara nyingi nakumbuka sehemu tulizokuwa tukipumzika bustani au mabondi yenye maua ambapo furaha na amani zilikuwepo. Hii hufanya harufu kuwa zaidi ya manukato. Ni kumbukumbu ya furaha ya maisha. Pili, harufu ya maua hufanya mazingira ya karibu na mimi kuwa ya kuvutia na yenye mwanga wa hisia. Ikiwa nipo nyumbani, kazini au kwenye bustani, harufu ya mauwa inanisaidia kuwa na utulivu wa ndani. Kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza motisha ya kufanya kazi au kutimiza majukumu. Zaidi ya hilo, harufu ya maua inachangia motisha ya kisaikolojia na kimawazo. Watafiti wanasema harufu nzuri inaweza kuongeza mtazamo chanya, kupunguza mfadhaiko na kuongeza kicheko cha kweli. Kwa hivyo, harufu ya maua si tu furaha ya hisia, bali pia ni njia ya kuongeza afya akili na tija ya kila siku. Napenda pia harufu ya maua kwa sababu inaburudisha hisia zangu za kipekee. Baada ya siku yenye shuguli mingi kujisikia kuchoka au mkazo harufu ya maua hufanya moyo wangu utulie na kunifanya nijisikie vizuri nikama pumziko la haraka kwa akili na mwili jambo ambalo ni hekima ya kisasa katika maisha yenye changamoto aidha harufu ya maua inahusiana na uzuri na asili. Sio sarafu tu bali pia hisia ya kuona vizuri uzuri wa maua. Rangi zao na urafiki wao wa mazingira. Kila wakati harufu hii inanikumbusha kuthamini asili na urafiki wa mazingira. Jambo linalofundisha uangalifu, shukurani na amani ya ndani. Kwa mtazamo wa kihisia, harufu ya maua hufanya nafasi za kijamii na binafsi kuwa nzuri. Ikiwa nipo nyumbani katika ofisi au bustani, harufu hii inafanya mazingira kuwa yenye amani na kila mtu anafurahia kuepo karibu. Hii hufundisha jinsi harufu nzuri inaweza kuunda mazingira chanya kwa kila mtu anayekuwa karibu. Harufu ya maua pia inachangia kumbukumbu za furaha. Wakati mwingine, kunusa maua kuna nirudisha kumbukumbu nzuri za utotoni, sherehe au safari za familia na kunifanya nicheke nione uzuri wa maisha na kuthamini kila tukio la furaha. Napenda pia jinsi harufu ya maua inavyofanya mtu ajisikie safi na kipya. Ni kama pumziko la kiakili na kisaikolojia. Likini kumbusha kuwa maisha ni mazuri na kila siku inanafasi ya furaha na amani. Harufu hii hufundisha kuwa na mtazamo chanya. Hata pale changamoto zinapojitokeza. Kwa upande kibinafsi, harufu ya maua hufundisha utulivu, shukrani na furaha endelevu. Hii ni hekima ya kweli. Harufu nzuri inaweza kuburudisha akili, moyo na hisia.

Kinachofanya nione furaha kubwa sana ni kuona familia yangu ikifanikiwa hii ni furaha ya kipekee ambayo haiwezi kulinganishwa na mali fedha au mafanikio binafsi pekee. Mafanikio ya familia hunipa amani ya moyo, motisha ya maisha na isia ya kutimiza uwajibu wangu kwa maana familia. Nikianza kwa kusema naanza kwa kusema kuona familia ikifanikiwa huwa inanipa hisia ya ushindi wa pamoja ninapowaona wazazi ndugu au jamaa wakipiga hatua kimaisha. Iwe ni kielimu, kizazi, kiuchumi au kijamii nahisi kama nami pia nimefanikiwa. Hii ni kwa sababu mafanikio yao yanawakilisha matunda ya juhudi, subira na mshikamano wa familia nzima. Pili, furaha hii hutokana na upendo na mshikamano wa familia. Familia ni musingi wa maisha ya binadamu na kuona watu ninaowapenda wakifikia malengo yao. Hunifanya nijisikie salama mwenye matumaini na mwenye furaha ya kweli. Mafanikio ya familia huimarisha mahusiano na huongeza mushikamano kati ya wanafamilia zaidi ya hilo kuona familia ikifanikiwa hunifanya nijivunie sana inanipa fahari kuona watu wangu wakiheshimika katika jamii wakijitegemea na wakitoa mchango chanya kwa wengine. Hii hunifanya nithamini zaidi, malezi, maadili na musingi tuliopewa kama familia. Kwa upande wa motisha, mafanikio ya familia hunifanya nijitume zaidi. Ninapowaona wakifanikiwa. Inanitia moyo kufanya kazi kwa bidii zaidi ili mimi nichangie katika ustawi wa familia na kuendeleza mafanikio hayo. Furaha hii hunifanya nione kuwa juhudi zangu zina maana kubwa kuliko mafanikio binafsi aitha kuona familia ikifanikiwa hunipa amani ya akili na moyo. Najua kuwa wanaweza kujitegemea kufanya maamuzi sahihi na kukubaliana na mchangamoto za maisha. Hii hunipunguzia wasiwasi na hunifanya nijisikie huru kiakili. Kuna pia furaha inayotokana na kumbukumbu za changamoto tulizopitia pamoja. Familia nyingi hupitia nyakati ngumu kabla ya kufikia mafanikio. Kuona mafanikio baada ya changamoto hunifanya nicheke nishukuru na kuthamini safari ya maisha tuliopitia pamoja. Kwa mtazamo wa kimaadili, kuona familia ikifanikiwa hunifundisha thamani ya mshikamano, kusaidiana na subira. Inanifanya nione kuwa mafanikio ya kweli si ya mtu mmoja, bali ni ya pamoja, na furaha ya kweli huja pale unapowaona wengine ukipenda wakifurahia maisha. Kwa upande wa kijamii mafanikio ya familia hunifanya nijisikie nina mchango katika jamii. Familia inayofanikiwa inaweza kusaidia wengine, kuwa mfano bora na kuchangia maendeleo ya jamii. Hii huongeza furaha yangu na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kwa mtazamo binafsi, furaha hii ni ya kina na ya kudumu. Sio furaha ya muda mfupi, bali ni furaha inayobaki moyoni kwa muda mrefu. Kwa sababu inahusiana na upendo. Uhusiano, wa damu na mafanikio ya wale ninaowajali zaidi.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Hasaa, historia inayohusu vita vya dunia. Historia hii inanivutia kwa sababu inanipa uelewa mpana wa jinsi dunia ilivyofikia hali iliyo nayo leo. Kisiasa, kiuchumi, kijamii na hata kiteknolojia. Vita vya dunia havikuwa tu mapigano ya kijeshi, bali vilikuwa matukio makubwa yaliobadilisha mwelekeo wa historia ya binadamu. Kwanza kabisa, kujifunza kuhusu vita vya dunia, hunisaidia kuelewa chanzo cha migigoro ya kimataifa. Vita vya kwanza na vya pili vya dunia vilitokana na mchanganyiko wa tamaa ya mamlaka, siasa, ukoloni, ubaguzi na pambano mapambano ya kiuchumi. Uwelewa huu hunisaidia kuona kuwa. Migogoro ya hasa ya siasa duniani ina mizizi ya kihistoria na mara nyingi hujirudia kwa sura tofauti. Pili, historia ya vita vya dunia hunifundisha mafunzo muhimu ya maisha na uongozi. Kupitia viongozi kama Winston Churchill Au hata makosa ya viongozi kama Adolf Hitler, tunajifunza umuhimu wa maamuzi sahihi, maadili na uwajibikaji. Historia inanionesha jinzi uongozi mzuri au mbaya unavyoweza kubadilisha hatima ya mamilioni ya watu. Zaidi ya hilo, vita vya dunia unionyesha gharama halisi ya vita. Si ushindi tu au mikakati ya kijeshi bali mateso ya raia vifo vya mamilioni uharibifu wa miji na atari za kisaikolojia kwa vizazi vilivyofuata. Hii hunifanya kuthamini amani na kuona vita kama suluhisho la mwisho kabisa. Kwa upande wa kiuchumi, historia ya vita vya dunia inasaidia kuelewa mabadiliko ya mifumo ya uchumi wa dunia. Baada ya vita, taasisi kama IMF, World Bank na United Nations ziliundwa ili kuzuia migogoro ya baadaye na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Hili linahusiana sana na maswala ya uchumi wa kimataifa ninayofuatilia kila siku. Napenda pia historia ya vita vya dunia kwa sababu inaonyesha maendeleo ya teknolojia. Wakati wa vita, teknolojia nyingi zilianzishwa au kuimarishwa kama rada, ndege za kijeshi, mawasiliano ya kisasa na hata kompyuta za awali. Hii inanifanya nione jinsi changamoto zinavyoweza kusukuma ubunifu na maendeleo ya teknolojia. Aidha, historia hii hunisaidia kuelewa siasa za kimataifa za sasa. Migogoro ya sasa, mipaka ya inchi, muundo wa nguvu za dunia na hata mvutano kati ya mataifa makubwa una mizizi katika vita vya dunia. Hivyo, kujifunza historia hunipa mtazamo mpana na wa kina wa habari za sasa. Kwa mtazamo wa kimaadili, vita vya dunia hunifundisha thamani ya haki za binadamu na heshima ya utu. Matukio kama holocaust yanatukumbusha hatari ya chuki, ubaguzi na ukosefu wa huruma. Hii hunifanya kuthamini tofauti za watu na umuhimu wa kuheshimiana. Kwa upande wa kibinafsi, kujifunza historia hunipa fikra za kina na uwezo wa kuchambua mambo kwa busara. Haifundishi tu kilicho tokea, bali kwa nini kilitokea na nini kingeweza kufanywa tofauti. Hii inanisaidia hata katika kufanya maamuzi ya kila siku na kuelewa mienendo ya maisha.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe, maarufu kama mango juice. Hii ni kwa sababu ina ladha tamu ya asili, harufu nzuri rangi inayovutia macho na manufaa mengi sana kiafya. Kila ninapokunywa juisi ya embe nahisi furaha nguvu na afya, jambo linalonifanya nipende zaidi kuliko aina nyingine za juisi. Embe lina ladha ya kipekee inayochanganya utamu na unyevunyevu wa asili. Juisi yake haihitaji sukari nyingi kwa sababu tayari ina utamu wa asili. Hii hufanya iwe kinywaji bora kwa watu wanaopenda kula au kunywa vitu vya asili na vyenye afya bora. Ladha yake hunikumbusha nyakati nzuri za nyumbani. Hasa wakati wa msimu wa maembe ambapo matunda huwa mengi na mapya. Juisi ya embe ina harufu tamu na ya kuvutia ambayo huamsha hamu ya kunywa hata kabla hujaonja. Rangi yake ya njano au ya machungwa huifanya ionekane safi na yenye mvuto mkubwa. Mwonekano huu hunifanya nijiskie vizuri kisaikolojia kwa sababu chakula au kinywaji kinapoonekana kizuri hata ladha yake huonekana kuwa bora zaidi. Juisi ya maembe ina faida nyingi kiafya zikiwemo kuimarisha kinga ya mwili kwa sababu ya vitamini cha kuboresha afya ya macho kutokana na vitamini A kusaidia mmeng'enyo wa chakula na kuongeza nguvu mwilini. Kwa mtu anayejali afya juisi ya embe ni chaguo sahihi na la asili. Juu ya hayo, embe ni tunda linalo patikana kwa urahisi. Hasa katika maeneo mengi ya Afrika. Kwanza juisi yake ni rahisi, unahitaji tu embe liloiva, maji kidogo na blender. Hii hunifanya nipende zaidi kwa sababu sio kinywaji cha gharama kubwa au kigumu kuandaa. Kila ninapo kunywa juisi ya embe nahisi kuburudika na kutulia. Ni kinywaji kinachofaa wakati wa joto. Baada ya mazoezi au hata wakati wa kupumzika hunipa hisia ya asili kama vile niko karibu na mazingira ya asili na matunda mapya. Katika jamii nyingi, embe sio tunda tu bali pia ni sehemu ya utamaduni hutumiwa katika sherehe, familia na hata kama zawadi. Juisi yake huwakutanisha watu na kuleta furaha ya pamoja. Juisi ya embe pia inaweza kuchanganywa na matunda mengine kama ndizi nanasi machungwa. Hii huongeza ladha na virutubisho. Lakini hata ikiwa peke yake juisi ya embe bado inabaki kuwa bora. Kwa ujumla, juisi ya embe ndiyo juisi ya matunda ninayoipenda zaidi kwa sababu ya ladha yake tamu ya asili, harufu, nzuri, mwonekano wa kuvutia na faida zake nyingi kiafya. Ni kinywaji kinachonifurahisha, kuniburudisha na kunifanya nijisikie mwenye afya. Ni zaidi ya juisi ni furaha katika glasi.

Mchezo ninaopenda zaidi ni mchezo wa ruji. Napenda ruji kwa sababu sio tu mchezo wa kawaida, bali ni mchezo unaojenga nguvu za mwili. Akili, nidhamu, ujasiri, mshikamano na heshima. RUJI unifundisha maisha kwa vitendo. Na hunifanya nijisikie mwenye nguvu, ujasiri na umoja na wengine. Kwanza, kwangu mimi ruji ni zaidi ya burudani, ni shule ya maisha. Ni mchezo unaohitaji mtu kujitoa kikamilifu, kimwili na kiakili. Unapocheza ruji huweza kuwa mbinafsi. Lazima uwe tayari kushirikiana na wenzako kwa lengo moja. Ruji hunifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa mtu mmoja. Bali kwa timu nzima. Hili ni somo muhimu sana hata katika maisha ya kila siku na kazini. Napenda pia ruji kwa sababu kadhaa muhimu. Kwanza, inajenga nguvu na ustahimilivu kwa kuwa ruji ni mchezo unaohitaji nguvu za mwili na moyo wa uvumilivu. Kukimbia, kukabiliana, kushika mpira na kusimama tena baada ya kuanguka. Kunahitaji mtu kuwa na nguvu na ujasiri. Kupitia ruji nimejifunza kutokata tamaa, hata ukianguka, unasimama na kuendelea, hili linanifundisha kuvumilia changamoto za maisha. Pili, inajenga nidhamu. Ruji ina sheria kali, na heshima kwa maamuzi ni jambo la msingi. Nidhamu ni sehemu ya mchezo huu. Mchezaji asiye na nidhamu huathiri timu nzima. Kupitia ruji, nimejifunza kudhibiti, kuheshimu sheria na kuwaheshimu wengine hata wakati wa ushindani mkali. Tatu. Mshikamano wa timu. Ruji ni mchezo wa timu kwa kiwango cha juu sana. Kila mchezaji ana nafasi yake na mchango wake. Bila mshikamano timu haiwezi kufanikiwa. Napenda jinsi ruji inavyowaleta watu pamoja, kutoka mazingira, makabila au mitazamo tofauti. Lakini uwanjani tunakua kitu moja. Tatu. Hisia ninapocheza rugby. Kwa kueleza, kila ninapocheza ruji, nahisi msisimuko mkubwa, furaha na uhuru. Ni wakati ambao nahisi niko hai kabisa. Ninapokimbia uwanjani mawazo yote ya nje hupotea na akili yangu inakua makini katika mchezo pekee. Baada ya mchezo, hata kama nimechoka nahisi kuridhika kwa sababu nimejituma kikamilifu. Nne, ruji imenifundisha mambo mengi ya maisha kama kufanya kazi kwa timu, kuwa jasiri hata katika hali ngumu, kukubali kushindwa na kujifunza kutoka kwake, kuwa na nidhamu na heshima na mwisho kupambana hadi mwisho wa mchezo. Haya ni mafunzo ambayo yanatumika moja kwa moja katika maisha ya kawaida. Tano, kucheza ruji kunanisaidia kuwa na afya njema kama vile kuimarisha misuli, kuongeza nguvu za moyo, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza stamina. Kwa mtu anayependa mchezo ya nguvu na afya bora, ruji ni chaguo sahihi. Sita, ruji hunijenga kuwa kiongozi. Kwa kuwa uwanjani, kila mchezaji anaweza kuwa kiongozi kwa njia moja au nyingine. Kupitia mawasiliano, moyo wa kupigana au kuhamasisha wengine. Hii inanisaidia hata nje ya uwanja hasa katika kazi ya jamii. Ruji ina maadili ya kipekee kama heshima, uadilifu, mshikamano na uvumilivu. Maadili haya hunifanya niupende zaidi. Mchezo huo wa ruji.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu. Simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inaniwezesha mawasiliano. Upatikanaji wa taarifa upangaji wa shughuli na utekelezaji wa majukumu mengi muhimu. Kwa dunia ya sasa inayobadilika kwa kasi simu si anasa tena bali ni hitaji la msingi. Kwanza kabisa, simu hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na haraka. Kupitia simu, ninaweza kupiga na kupokea simu, kutupa ujumbe mfupi, kutumia mitandao ya kijamii na programu za mawasiliano. Hii hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki, walimu, wenzangu, kwa kazi, na hata watu wa dharura. Mawasiliano ni msingi wa maisha ya binadamu na simu inanirahisishia sana. Simu pia ninaitumia kwa shughuli nyingi muhimu. Kama vile kusoma barua pepe, kuandaa na kutuma taarifa kufuatilia ratiba za kazi na kushiriki mikutano ya mitandaoni hata kama sina kompyuta karibu, simu hunifanya niendelee na kazi bila kukwama. Simu pia kwa kuongezea imekuwa darasa la mkononi kwa kuwa ninaweza kutafuta taarifa za kielimu, kutumia programu za kujifunzia, kusoma vitabu za kidigitali na kuangalia video za mafunzo. Hii inanisaidia kuendelea kujifunza kila siku bila kujali nilipo. Kupitia simu napata habari za matukio ya ndani na ya kimataifa, maswala ya uchumi na fedha, elimu na afya na teknolojia ya ubunifu. Hii hunifanya nibaki nikiwa na uelewa wa kile kinachoendelea duniani. Simu pia nakitumia kama kifaa cha mipango. Kwa kuwa simu hunisaidia kupanga maisha yangu kwa kutumia kalenda, vikumbusho, alamu na orodha za kazi. Hii hunifanya niwe na nidhamu ya muda na kuepuka kusahau majukumu muhimu. Simu pia ni kifaa kizuri cha biashara na fedha. Kwa kuwa simu ni muhimu pia katika malipo ya kijiditali, benki mtandaoni, biashara ndogo ndogo na kufuata masoko na fursa. Hii hunipa uhuru na urahisi wa kushughulikia maswala ya kifedha. Pia simu inatumika kama chanzo cha burudani. Mbali na kazi, simu hunipa burudani kwa kusikiliza muziki, kuangalia video, kusoma makala na michezo ya kidigitali. Hii husaidia kupumzisha akili baada ya kazi nzito. Ingawa siwezi kuishi pasipo simu natumia kwa nidhamu. Situmii kila wakati bila sababu. Huwa natumia simu kwa mambo muhimu zaidi ili kuepuka uraibu na kupoteza muda. Hii inanisaidia kujumuisha usawa kati ya kiteknolojia na maisha halisi. Simu pia ni muhimu kwa usalama. Kwa kuwa mawasiliano ya dharura, ramani na mwelekeo na tahadari za hatari. Hii hunifanya nijisikie salama zaidi ninapokuwa mbali na nyumbani. Ila, kuna changamoto za simu. Ni kweli kuwa simu ina changamoto. Uraibu, upotoshaji, wa taarifa, uvamizi wa faragha. Lakini kwa matumizi sahihi na ya nidhamu, changamoto hizi zinaweza kuthibitiwa.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni chakula chenye ladha ya viungo. Napenda chakula kilicho pikwa kwa kutumia viungo mbali mbali kwa sababu hunipa ladha ya kipekee. Harufu nzuri na furaha ya kula chakula kilicho jaa ubunifu na utajiri wa ladha. Chakula chenye viungo huamusha hisia zote. Ladha, harufu na hata hisia za kuridhika baada ya kula. Kwangu, viungo sio tu vitu vya kuongeza ladha ni nafasi ya chakula. Bila viungo, chakula kinaweza kuwa chepesi na kisicho na mvuto. Lakini viungo vikiongezwa kwa kipimo sahihi chakula hubadilika na kuwa cha kuvutia sana. Viungo hunipa uzoefu kamili wakula sio kushiba tu bali kufurahia mlo. Kuna aina ya viungo ninavyo vipenda. Napenda viungo mbali mbali kama tangawizi, kitunguu saumu, pilipili, iliki, binzari na pilipili manga. Viungo hivi huongeza ladha, harufu na joto la chakula bila kuharibu afya. Sababu zinazo nifanya nipende chakula chenye viungo ni mengi sana. Kwanza, viungo hufanya chakula kiwe na harufu nzuri inayochochea hamu ya kula. Harufu nzuri huanza hata kabla hujaonja chakula na hii huongeza furaha ya kula. Pili, viungo vingi vinafaida za kiafya. Kama vile, viungo huimarisha mumengenyo wa chakula, hupunguza mafuta mwilini, huongeza kinga ya mwili, na kusaidia mzunguko wa damu. Kwa hiyo, chakula chenye viungo si kitamu tu bali kina afya. Tele, tatu, viiungo ni sehemu muhimu ya tamaduni nyingi. Kila jamii ina mutindo wake wa kutumia viungo. Kupenda chakula chenye viungo hunifanya nijisikie karibu na utamaduni na historia ya jamii yangu. Nne. Kila ninapokula chakula chenye viungo na hisi furaha, msisimuko na kuridhika. Ladha huamusha hisia zangu na hunifanya nifurahie kila kipande cha chakula. Hata kama nimechoka, chakula chenye viungo hunirejeshea nguvu na hamasa. Tano, baadhi ya vyakula nina vyopenda ziki vikiwa na viungo ni samaki waliopikwa kwa viungo, nyama nyeupe iliyopikwa kwa viungo, mboga zilizochanganywa na viungo, na mchele au wali uliotiwa viungo. Viungo huongeza ladha bila kuhitaji mafuta mengi. Ingawa napenda viungo. Napendelea kiasi cha wastani. Si lazima chakula kiwe kikali kupita kiasi. Ladha nzuri hutokana na usawazishaji wa viungo. Si wingi wake. Kupika kwa kutumia viungo, hunipa nafasi ya kuwa mbunifu. Unaweza kubadilisha ladha ya chakula kile kile kwa kubadilisha mchanganyiko wa viungo. Hii hunifanya nipende kupika na kujaribu ladha mpya. Kwwangu mimi nikimalizia chakula chenye viungo ni zaidi ya mlo. Ni uzoefu wa furaha, ni wakati wakupumzika, kufurahia na kushukuru.

Rangi ninayo ipenda zaidi kwa ukuta wa chumba ni nyeupe. Napenda rangi nyeupe kwa sababu inaashiria amani, furaha, usafi, utulivu, wa akili na mwanzo mpya. Rangi nyeupe hunifanya nijisikie huru nikiwa na amani ya moyo na mawazo chanya kila ninapoingia chumbani. Kwangu mimi, rangi nyeupe siyo rangi ya kawaida tu ni rangi yeenye ujumbe mzito wa kisaikolojia na kihisia. Inaashiria amani, furaha, usafi, uwazi na matumaini. Kuwa na ukuta mweupe chumbani hunipa hisia ya utulivu na usalama. Rangi nyeupe pia ina athari kubwa sana kwa akili ya binadamu. Hupunguza msongo wa mawazo, husaidia akili kutulia na huongeza umakini. Hii ni muhimu sana hasa baada ya siku, ndefu ya kazi au masomo. Chumba chenye rangi nyeupe, hunifanya nipumzike vizuri na kuamka nikiwa na nguvu mpya. Vile vile, nyeupe pia inaashiria furaha ya ndani. Si furaha ya makelele bali furaha tulivu. Ninapokaa kwenye chumba chenye ukuta mweupe nahisi hali ya furaha ya amani. Ambayo, hunifanya nijisikie vizuri kisaikolojia. Zaidi ya hayo, rangi nyeupe huonyesha usafi. Hunifanya nijali zaidi usafi wa chumba changu. Kwa sababu, huwa unaonekana haraka. Hii hunisaidia kudumisha mazingira safi na yenye afya. Pia, nyeupe ni rangi rahisi kuendana na rangi nyingine. Unaweza kuongeza mapambo ya rangi yoyote bila kuharibu muonekano wa chumba. Vile vile, ukuta mweupe huakisi mwanga vizuri. Hivyo chumba huonekana kuwa chenye mwanga zaidi, kipana zaidi, kikiwa na hewa ya kutosha. Hii ni muhimu hasa kwa vyumba vidogo. Kila ninapoona ukuta mweupe, hunikumbusha mwanzo mpya. Ni kama ukurasa mpya wa maisha. Hii hunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi kila siku. Katika tamaduni nyingi, nyeupe inaashiria amani, usafi wa moyo, ukweli na heshima. Hii inanifanya nijisikie kuwa, rangi hii inawakilisha maadili ninayo amini. Ingawa watu wengine hufikiria nyeupe ni rangi ya kawaida. Kwangu ni rangi ya ubunifu. Inatoa nafasi ya kuongeza mawazo, mapya, kupitia mapambo, sanaa au samani. Kuna changamoto na rangi nyeupe. Ni kweli kwamba rangi nyeupe huhitaji uangalizi zaidi kwa usafi. Uchafu huonekana kwa urahisi. Lakini hii hunifanya niwe na nidhamu zaidi. Na sioni kama changamoto bali ni faida. Mwisho kabisa rangi nyeupe hunipa amani ya ndani. Ni rangi inayofanana na tabia na mtazamo wangu wa maisha. Kupenda amani, utulivu na furaha isiyo na makelele.

.Asubuhi ni sehemu muhimu sana siku yangu kwa sababu ndiyo huweka mwelekeo wa siku nzima. Kila ni napoanza siku yangu vizuri nahisi mwli na akili yangu viko tayari kukabiliana na shughuli za siku. Hata siku ambazo siendi kazini, bado napenda kuwa na utaratibu mzuri wa asubuhi. Kawaida naamka saa moja asubuhi huu ni muda unaonifaa kwa sababu hunipa usingizi, wakutosha na kunifanya niamke nikiwa na nguvu. Kuamka kwa wakati hunisaidia kuepuka haraka zisizo za lazima na kunipa nafasi ya kuanza siku taratibu. Ninapofungua macho asubuhi na hisi shukurani kwa uhai na nafasi mpya ya kuanza siku nyingine. Baada ya kuamka, hatua ya kwanza ninayofanya ni kunawa uso. Hili unisaidia kuamka kikamilifu, kuondoa usingizi na kujisikia safi. Kunawa uso ni ishara ya mwanzo mpya wa siku na hunifanya nijisikie tayari kuendelea na shughuli ingine. Baada ya hapo, nakula kiamsha kinywa changu ambacho mara nyingi huwa ni chai ya maziwa na wali. Huu ni mlo unaonipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Chai ya maziwa hunipa joto na utulivu. Wakati wali hunipa nguvu za mwili, ninapokula polepole na hisi amani na furaha ya kuanza siku bila haraka. Kuna siku ambazo siendi kazini na siku hizo huwa na mtiriko tofauti kidogo. Badala ya haraka za maandalizi ya kazi, napata muda wa kupumzika, kufikiri, kujipanga na kufanya mambo binafsi. Kutokwenda kazini siku fulani, hunipa nafasi ya kupunguza uchovu wa akili na mwili na kuniruhusu kujitunza zaidi. Hata kama siendi kazini, napenda kuwa na utaratibu. Utaratibu hunisaidia kwa namna mingi. Mfano, kudumisha nidhamu, kuepuka uvivu kuanza siku kwa mpangilio asubuhi yangu hunipa msingi wa siku nzima. Asubuhi pia hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye matumaini ni wakati ambao akili yangu ikowazi na bado haijachoka. Napenda utulivu wa asubui kwa sababu hunipa na fasi ya kufikiri vizuri kabla ya shughuli za siku kwanza. Siku ambazo siendi kazini asubuhi huwa muda mzuri wa kujitunza. Kupumzika, kusikiliza muziki na kufanya tafakari. Huu ni muda muhimu kwa afya ya akili. Kiamsha kinywa kina umuhimu sana. Kula kiamsha kinywa ni jambo muhimu sana. Hunipa nguvu, hunisaidia kuanza siku bila uchovu, na hunifanya nijisikie tayari kwa chochote kitakachokuja. Asubuhi yangu inapokuwa tulivu, siku yangu yote huwa tulivu. Sipendi kuanza siku kwa haraka nyingi. Utulivu hunifanya nifanye maamuzi bora zaidi. Kwa ujumla, asubuhi yangu huanza kwa kuamka saa moja. Kunawa uso nakula chai ya maziwa na wali. Siku ambazo siendi kazini natumia muda huo kupumzika na kujipanga. Utaratibu huu unisaidia kuanza siku kwa utulivu, afya na mawazo chanya. Asubuhi yangu ni mwanzo wa amani ya siku nzima.

Hapana, bado sijawahi kusafiri kwa ndege, lakini ni jambo ambalo ninatamani sana kulifanya siku moja maishani mwangu. Kusafiri kwa ndege ni moja ya ndoto zangu. Kwa sababu, ninauona kama uzoefu wa kipekee, wa kisasa na wakufungua mawazo kuhusu dunia kwa upana zaidi. Kwangu, kusafiri kwa ndege siyo tu kubadilisha mahali ulipo. Ni ishara ya maendeleo, mafanikio na kufikiria hatua mpya maishani. Ndege huakilisha kasi, teknolojia na uwezo wa binadamu kushinda mipaka ya umbali. Ndiyo maana natamani siku moja nipande ndege si ku sababu ya starehe peke bali kwa maana kubwa inayo beba chanzo cha tamaa hii yangu ya kusafiri kwa ndege imetokana na kuangalia ndege ikiruka angani. Kuona watu wa kisafiri kima taifa, kusikia simulizi za walio wahi kupanda ndege na kutazama vipindi na filamu zinazoonyesha safari za anga. Kila ninapona ndege ikipaa, hujiuliza itakuwa aje siku moja nikiwa ndani yake. Ni kiwaza kupanda ndege kwa mara ya kwanza na hisi mchanganyiko wa furaha, msisimuko, hofu ndogo la kawaida na shauku ya kuona dunia kutoka juu. Ni hisia ambazo naamini zitabaki kumukumbu ya maisha yangu yote. Kusafiri kwa ndege na ndoto za maisha kwangu kuna husiana sana na ndoto zangu za kila siku. Natamani kusafiri kwenda nchi nyingine, kujifunza tamaduni mpya, kukutana na watu tofauti na kuona maendeleo ya dunia. Ndege hiyo ndiyo daraja la kunifikisha kwenye ndoto hizi. Umuhimu wa ndege katika dunia leo ni kuwa ndege zimebadilisha sana maisha ya binadamu. Zimerahihisha biashara, zimeunganisha mataifa, zimerahisisha elimu na utalii, zimeharakisha huduma za dharura. Hii hunifanya nione kuwa kupanda ndege ni sehemu ya kuwa raia wa dunia ya kisasa. Changamoto zinazofanya nisafiri badaye, ni kuwa kuna sababu bado ni safiri kwa ndege. Sababu hizo ni gharama za safari, majukumu ya maisha, vipa umbele vingine, hata hivyo na amini wakati sahihi ukifika ni tasafiri. Ndoto ya kupanda ndege hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidi. Kila ni napojituma masomoni au kazini na jiona nikipiga hatua moja karibu na siku nitakapopanda ndegi. Noto hii hunikumbusha kuwa juhudi za leo zinaweza kunipeleka mbali kihalisi na kimaisha. Kupanda ndege kutanipa nafasi ya kwanza kujifunza kuhusu viwanja vya ndege pili kuelewa mifumo ya usafiri wa kima taifa tatu kuona nidhamu na mipangilio ya inchi nyingine. Ni darasa la maisha ambalo haliwezi kupatikana darasani peke bali kuna hofu mingi na ujasiri, ni kweli kwamba watu wengine huogopa kupanda ndege. Mimi binafsi naona hofu ndogo ni ya kawaida, lakini hamu na ujasiri hushinda hofu. Ninaamini teknolojia ya anga ni salama, na mamilioni ya watu husafiri kila siku, salama.

Kupata marafiki wapya ni jambo muhimu katika maisha ya kijamii. Marafiki wanatupa msaada, furaha, elimu na wakati mwingine ni chachu ya kufanikisha ndoto na malengo ya maisha. Mimi binafsi ninafanya marafiki wapya kupitia mitandao ya kijamii. Na hii ni njia ya kisasa rahisi na yenye ufanisi katika dunia ya leo. Mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, LinkedIn na Whatsapp. Ni daraja la kuunganisha watu kutoka sehemu tofauti tofauti za dunia. Kupitia mtandao hii najiunga na jamii zinazovutia. Naweza pia kufahamiana na watu wenye maslahi yanayofanana nami. Pia huwa napata fursa ya kujifunza kutoka kwa wengine. Hii hunipa nafasi ya kuunda urafiki bila vikwazo vya kijiografia. Njia ninazotumia kufanya marafiki wapya ni kuanza mazungumzo kwa heshima na upendo. Napenda kutuma ujumbe mfupi wa salamu, kushiriki maslahi yanayofanana, kuuliza maswali ya heshima na pia kuelezea sababu ya kupenda kuanzisha urafiki huo. Njia hii unisaidia kuunda msingi mzuri wa urafiki unaoendelea. Pia kwenye mtandao ya kijamii, uaminifu ni msingi wa urafiki napenda kuwa mkweli kuhusu mimi. Pia kushirikisha mambo muhimu kwa heshima na kuelewa mipaka ya kila mtu. Hii inahakikisha urafiki unaojengwa, una nguvu na unaendelea bila matatizo yoyote ile. Kupitia mitandao napata fursa ya kutambua watu wenye maslahi yanayofanana nami kama vile biashara, elimu, burudani, michezo zote mbalimbali. Hii huunda misingi wa urafiki wa kweli kwani unaunganisha watu kwa msingi wa maslahi ya pamoja. Mitandao ya kijamii ina makundi mbali mbali, ambayo inaeza kujihusisha mambo tofauti kama jamii. Kuna jamii za kielimu, makundi ya hobi, makundi ya kibiashara na makundi ya kijamii na misaada. Kwa kujiunga na makundi haya, ninapata fursa ya kuonana na watu wapya, kushirikiana na kuunda marafiki wapya kwa urahisi. Ingawa mitandao ya kijamii ni rahisi kutumia. Nidamu ni muhimu sana. Napenda kuhakikisha kuwa sina kutumia muda mwingi sana bila faida. Napata marafiki wa kweli si urafiki wa wadhifa pekee na ninaweka mipaka ya faragha. Hii usaidia kudumisha urafiki wa kweli na afya ya akili. Huwa natumia mitandao kwa fursa za kujifunza, mambo mapya, kama vile tamaduni tofauti, mawazo mapya, ujuzi mpya, historia na habari za dunia. Hii inafanya urafiki kuwa zaidi ya kijamii, bali pia chanzo cha elimu na maendeleo binafsi. Urafiki pia wa mtandao ya kijamii unanisaidia kuongeza mitandao wangu wa kijamii na kitaaluma. Kupata msaada wa kiakili au kisaikolojia na kubadilisha habari muhimu na marafiki wapya vile vile kuweka motisha na ushawishi chanya. Hii inadhibitisha kuwa urafiki ni nguvu na mitandao ya kijamii ni chombo chenye thamani kubwa. Kuna changamoto za kutumia mitandao. Kama vile marafiki wa bandia au wasio aminika, taarifa zisizo sahihi na uraibu wa kutumia muda mwingi, lakini kwa umakini na nidhamu, changamoto hizi zinaweza kudhibitiwa. Kwa kumalizia, napenda kufanya marafiki wapya kupitia mitandao ya kijamii, ni njia rahisi ya kisasa na yenye faida nyingi kwa maendeleo binafsi na kijamii.

Ninapotumia muda wangu wa bure napenda sana kuutumia kwa kutazama na kufuatilia taarifa za habari na uchumi. Kwa sababu huu ni muda ambao naona unadhamani kubwa katika kunijenga kielimu, kiakili na hata kitaaluma. Habari za uchumi hunipa fursa ya kuelewa kwa kina kinachoendelea duniani. Kwanzia masoko ya fedha, mabadiliko ya sarafu, bei za bidhaa muhimu kama mafuta na chakula had sera za kifedha. Za kifedha zinazotolewa na benki kuu za inchi mbali mbali. Kwa kufanya hivi, sihitaji kutumia muda wangu wa bure kwa burudani zisizo na mchango mkubwa katika maendeleo yangu bali na ugeuza kwa mda wa kujiongezea maarifa na maarifa haya hunisaidia kua mtu mwenye kuelewa mpana na mtazamo wa mbali. Kutazama taarifa za uchumi huwa pia unisaidia kuunganisha matukio ya kimataifa na maisha ya kawaida ya kila siku. Kwa mfano ninapoona taarifa kuhusu mfumuko wa bei vita au migongoro ya kisiasa katika nchi fulani. Ninaelewa moja kwa moja adhari zake kwa biashara, ajira, gharama ya maisha na hata fursa za kiuchumi. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia inayobadilika kila wakati na hunipa uwezo wa kufikiri kwa kina badala ya kuangalia mambo juujuu. Muda wangu wabure kwa njia hii hunifanya nijifunze kuvumilia, kuchambua taarifa kwa makini na kuepuka kupotoshwa na habari zisizo sahihi. Zaidi ya hayo, kufuatilia habari za uchumi hunijengea nidhamu ya matumizi bora ya muda. Badala ya kukaa bila mpangilio au kutumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii bila lengo, mimi huchagua kukaa chini, kufungua runinga au simu yangu na kuangalia vyanzo vya habari vinavyo aminika. Hii hunifanya nijisikie kuwa ninamwelekeo na lengo hata wakati wa mapumziko. Pia, hunisaidia kuongeza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwa sababu ninakua na taarifa za kutosha kabla ya kuchukua hatua yoyote muhimu maishani. Muda wangu wa bure ninapoutumia na utumia pia kufatilia habari za uchumi hunipa pia utulivu wa akili. Najisikia nikiwa tayari kukabiliana na changamoto za maisha kwa sababu ninafahamu hali halisi ya dunia. Ninapoona mabadiliko ya kiuchumi najua jinsi ya kujiandaa kisaikolojia na kimawazo. Hii hunisaidia kupunguza wasiwasi kwani badala ya kuogopa mabadiliko na yakabili nikiwa na uweleo na maarifa. Aidha, tabia hii hunisaidia kukuza tabia ya kujifunza kila siku hata bila kuwa darasani. Kwa ujumla, kutumia muda wangu wa bure kwa kutazama na kufuatilia taarifa za uchumi ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Hunisaidia kujijenga, kunipa maarifa mapya, kuongeza uwezo wa kufikiri kwa kina na kunifanya nijisikie kuwa mtu mwenye dhamani na mwelekeo. Huu si muda wakupoteza bali ni uwekezaji katika akili yangu na mustakabali wangu. Kwani maarifa ninayo pata leo, ndio yanayo nisaidia kuwa bora zaidi kesho.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Hasa njiwa, na ufugaji huu unanipa furaha kubwa sana katika maisha yangu ya kila siku. Kufuga njiwa, siyo tu jambo la kawaida kwangu. Bali ni shughuli inayonipa utulivu wa akili, burudani ya kipekee, na hisia ya ukaribu na maumbile. Kila ninapoangalia njiwa wangu wakiruka, wakila au wakipumzika kwa utulivu nahisi faraja na amani moyoni. Njiwa wana tabia ya utulivu, upole na uaminifu. Jambo linalonifanya nijifunze hata kimaisha kuwa mtulivu, mvumilivu na mwenye subira. Uwepo wao nyumbani, hunifanya nihisi mazingira yangu yamejaa uhai na furaha. Na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na shughuli za kila siku. Saidi ya hayo, kufuga njiwa hunipa jukumu la kuwajali, kuwapa chakula, kuhakikisha wanaishi katika mazingira safi na salama. Jambo linalonijenga nidhamu, uwajibikaji na huruma. Furaha ninayoipata kutokana na njiwa wangu, siyo ya muda mfupi. Bali ni furaha ya ndani inayotokana na kuona kiumbe hai kinakua na kuishi vizuri chini ya uangalizi wangu. Wakati mwingine, napotumia muda wangu wa mapumziko nikiwaangalia au kuwasikiliza. Nahisi akili yangu ikitulia na mawazo yangu yakipata mpangilio mzuri. Kwa ujumla, kufuga njiwa nyumbani ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwani kunanipa furaha, kunaboresha afya yangu ya akili na kunanifanya nijisikie karibu zaidi na asili na utulivu wa maisha.

Majira ninayo ya penda zaidi ni majira ya mvua kwa sababu yanaendana sana na maisha yangu, malengo yangu na hisia zangu binafsi. Kipidi cha mvua hunipa furaha ya kipekee kwa sababu ndicho kipindi ambacho shughuli za kilimo huchangamka na kutoa matumaini. Mapya, ninapo uona mvua ikinyesha nahisi sana kana kwamba asili inafufuka upya na kuanza maisha mapya. Ardhi huwa laini, hewa huwa safi na mazingira kwa ujumla hubadilika kuwa ya kuvutia na yenye uhai. Hali hii hunipa motisha kubwa ya kushughulikia na kilimo ambacho ni jambo na nalolipenda sana na naloliona kuwa muhimu kwa maisha ya binadamu na ustawi wa jami. Majira ya mvua hunifanya nijiskie karibu zaidi na asili. Hali ya hewa huwa ya kupendeza sio ya joto kali wala baridi kupita kiazi. Bali ni ya wastani na wenye utuliva. Upepo mwanana unaoambatana na mvua hunipa hisia ya amani na hunisaidia kufikiria kwa kina. Ninapokuwa shambani wakati wa mvua nikilima au kupanda mimea nahisi furaha ya ndani kwa sababu najua ninashiriki katika mchezo, katika mchakato ya uzalishaji wa chakula na pia kushirikiana na maumbile. Kilimo wakati wa mvua hunipa matumaini kwa sababu kila mbegu inayopandwa huonekana kuwa na nafasi kubwa ya kuota na kukua vizuri. Kipindi cha mvua pia hunifundisha subira na imani. Mkulima hupanda bila uhakika wa asilimia mia moja. Lakini huamini kuwa mvua ya kutosha na juhudi zake mavuno yata patikana. Hii ni somo muhimu sana hata katika maisha ya kila siku. Kwani kunikumbusha kuwa mafanikio yanahitaji uvumilivu, bidii na imani katika mchakato. Ninapoyaona mazao yakianza kuota na kukua baada ya mvua nahisi kuridhika na kujivunia juhudi zangu. Jambo linalo nipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi. Zaidi ya kilimo, majira ya mvua huboresha sana mazingira ya asili. Miti huwa ya kijani kibichi maua huchanua mito na mabwawa hujaa maji na wanyama hupata chakula cha kutosha. Maandari hii hunivutia sana na hunipa furaha ya kuona uzuri wa dunia katika hali yake ya asili. Harufu ya udongo baada ya mvua, sauti ya matone ya mvua ya kigonga paa au majani na baridi laini ya hewa huleta utulivu wa kipekee moyoni mwangu. Ni wakati ambao napenda kukaa ni kitazama mazingira, nikitafakari maisha na kushukuru kwa neema za asili. Majira ya mvua pia hunisaidia kisaikolojia. Akili yangu huwa huru na yenye utulivu zaidi. Mawazo yanakua yamepangwa, msongo, msongo wa mawazo hupungua na huwa nahisi kuwa na nguvu mpya. Wakati mwingine, mvua hunipa nafasi ya kupumzika, kusikiliza mziki, au kusoma, huku nikifurahia sauti ya mvua inayo tuliza akili. Hii hunifanya nijiskie nikiwa na amani ya ndani na kunisaidia kujitambua zaidi. Kwa upande wa kijamii, majira ya mvua huleta mshikamano kati ya watu, hasa katika jamii zinazo tegemea kilimo. Watu hushirikiana mashambani, kubadilishana maarifa, kusaidiana na kupeana matumaini ya mavuno mazuri. Hii hunifanya nijiskie kuwa sehemu ya jamii inayofanya kazi kwa pamoja kwa lengo moja. Pia hunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na wengine ili kufikia mafanikio ya pamoja.

Mchezaji wa michezo ninaympenda sana ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ni mfano halisi wa nidhamu bidii kujitolea na mafanikio yanayotokana na juhudi binafsi. Upendo wangu kwake haujatokana tuu na uwezo wake wa kucheza mpira wa migu. Bali pia unatokana na tabia yake. Mtazamo wake wa maisha na safari yake kutoka maisha ya kawaida hadi kuwa mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi duniani Ronaldo ameonesha wazi kuwa kipaji pekee hakitoshi bali kinahitaji kuungwa mkono na kazi ngumu. Mazoezi ya kila siku, kujituma na imani binafsi. Kila ninapotazama historia yake, ninajifunza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati. Bali yanajengwa hatua kwa hatua kwa juhudi zisizokoma. Cristiano Ronaldo amejijengea jina kubwa duniani. Kupitia kilabu mbalimbali alizo chezea kama Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus na timu ya taifa ya Ureno. Kila alikokwenda, aliacha alama na historia yake. Aamevunja rekodi nyingi za mabao kushinda tuzo za bal on dor mara kadhaa na kusaidia timu zake kushinda makombe makubwa. Kinachonivutia zaidi ni kuwa hata baada ya kufikia kilele cha mafanikio bado anaendelea kufanya kazi kwa bidii kana kwamba bado anaanza safari yake. Hii inanifundisha kuwa mtu hapaswi kuridhika mapema bali aendelee kujiboresha kila siku Ronaldo pia ni mfano mzuri wa nidhamu ya mwili na afya. Anafuata ratiba kali ya mazoezi, lishe bora na mapumziko sahihi. Jambo lililomsaidia kudumisha kiwango cha juu cha uchezaji kwa miaka mingi. Katika umri ambao wachezaji wengi hupunguza kiasi au kustaafu. Yeye bado anaendelea kushindana katika kiwango cha juu. Hii linanifanya nimheshimu zaidi kwa sababu linaonyesha nguvu ya nidhamu kujitunza na kuzingatia malengo ya muda mrefu. Ni ujumbe mzito kuwa afya na mafanikio huenda pamoja. Zaidi ya uwanja, Cristiano Ronaldo ni mchezaji anayejali familia na jamii. Amehusika katika shuguli mbalimbali za kijamii na misaada akisaidia watoto, wagonjwa na watu wenye mahitaji. Hii inanionyesha kuwa mafanikio ya kweli sio tu umaarufu au utajiri. Bali ni jinsi mtu anavyotumia nafasi yake kusaidia wengine. Tabia hii inanifanya nimpende zaidi kwa sababu anaonesha kuwa mtu anaweza kuwa mkubwa duniani lakini bado akabaki na moyo wa utu na hurumu. Kisaikolojia Ronaldo ni mchezaji mwenye imani kubwa na akili ya ushindani. Haogopi changamoto hapendi kushindwa na kila mara anajitahidi kuwa bora kuliko jana. Anapokosolewa baada ya kukata tamaa. Hutumia maneno hayo kama motisha ya kufanya vizuri zaidi. Hili ni somo kubwa sana kwangu kwa sababu linanifundisha namna ya kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri. Uthabiti na kujiamini. Anaonesha kuwa kushinda si mwisho wa safari. Bali ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na kukua Kristiano Rolando pia amekuwa msukumo kwa vijana wengi duniani. Hasa wale wanaotoka katika mazingira magumu. Safari yake kutoka kisiwa kidogo cha madeira hadi kuwa nyota wa dunia. Inaonesha kuwa ndoto ni halali kwa kila mtu anayejituma. Hii inanipa matumaini kukua kwa bidii, nidhamu na imani mtu anaweza kufikia malengo makubwa bila kujali alikotoka. Ndiyo maana simpendi Ronaldo kama mchazaji tu, bali kama mwalimu wa maisha kupitia vitendo vyake.

Sijawahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa lakini ninayapenda na ya dhamini sana kwa sababu nimekua nikiskia na kujifunza kuwa ni maeneo yanayotoa uzoefu wa kipekee wa kujifunza, kuchunguza ubunifu na kupanua fikra za mtu. Ingawa sijapata fursa ya kuhudhuria moja kwa moja. Mawazo yangu kuhusu maonyesho ya sanaa yamejengwa kupitia simulizi za watu walio kwenda. Picha, video na taarifa zinazokutana nazo kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijami. Kile ninapofikiria kuhusu maonyesho ya sanaa huwa nahisi hamu kubwa ya siku moja kuyaona kwa macho yangu mwenyewe na kuyapata yale wanayo ya elezea kuwa ni uzoefu wa kuvutia na wa kuelimisha. Nina vutiwa sana na wazo la kuona kazi za sanaa zikiwasilisha mawazo, hisia na ujumbe wa wasani kwa njia tofauti na ya kipekee. Sanaa hunivutia kwa sababu nina uwezo wa kuzungumuza bila maneno kuelezea hisia nzito na kuunganisha watu kutoka tamaduni na historia tofauti. Na amini kuamba, kuenda kwenye maonyesho ya sanaa, umpa mtu na fasi ya kujifunza siyo tu kuhusu michoro, vinyago au kazi za mikono, bali pia kuhusu jamii, kihistoria na mitazamo ya watu walio unda kazi hizi. Hii ndiyo sababu nina yaona maonyesho ya sanaa, kama darasa la wazi linalo mpa mtu elimu isiyo na mipaka. Pia, ninapenda uwazo la kuchunguza vipaji na ubunifu wa watu wengine. Maonyesho ya sanaa hutoa jukwaa kwa wasanii kuonyesha kazi zao. Shakazi zao na kuwa watazamaji kujifunza namna ubunifu unavyoweza kubadilisha mawazo ya mtu. Ingawa, mimi si msanii wa kitaaluma. Ninaamini kwamba kila mtu ana ubunifu wake na kutembelea maonyesho ya sanaa kunaweza kuwa amsha na kuimarisha ubunifu huo. Ni mahali ambapo mtu anaweza kupata msukumo, mawazo mapya na mtazamo tofauti wa maisha zaidi ya hayo, maonyesho ya sanaa yanaonekana kuwa maeneo ya utulivu na tafakari. Nina amini kuwa kutembea katika ukumbi wa sanaa kuangalia kazi moja baada ya nyingine na kutafakari maana yake kuna mtu kuna mpa mtu nafasi ya kupumzisha akili na kujitafakari. Hii ni tofauti na mazingira yenye kelele au haraka ya maisha ya kila siku. Ndiyo maana hata bila kuenda nina yaona maonyesho ya sanaa kama sehemu zinazo changia afya ya akili na ustawi wa mtu maonyesho ya sanaa pia hunipa hamu ya kujifunza mambo mapya. Kila kazi ya sanaa ina hadithi yake. Chanzo chake na ujumbe wake kujifunza haya kuna saidia kupanua upeo na mawazo na kuongeza uelewa wa dunia. Ninaamini kuwa mtu anayejifunza sanaa kujifunza pia kuvumilia mitazamo tofauti kuthamini tofauti za watu na kuona uzuri katika mambo ambayo wengine huenda wakayaona kuwa ya kawaida. Kwa upande mwingine, ninapendezwa na maingiliano ya kijamii yanayo patikana kwenye maonyesho ya sanaa. Ni maeneo yaneyo kutamisha watu wenye maslahi, yanayo fanana, wanaopendana, kujifunza na wanaothamini ubunifu kuwa katika mazingira kama hayo kuna mpa mtu fursa ya kujenga mazungumzo yenye maana, kubadilisha mawazo na kujifunza kutoka kwa wengine. Hii inanifanya nione maonyesho ya sanaa kama sehemu nzuri ya kujenga uelewa wa kijami. Na kukuza mahusiano yenye manufaa.

Napendelea sana kuwasiliana na watu kwa njia ya heshima na adabu. Kwa sababu naamini mawasiliano mazuri ndiyo msingi wa mahusiano bora. Uwelewano na amani katika jamii. Ninapozungumuza na watu kwa upole na heshima huwa nalenga sio tu kufikisha ujumbe wangu bali, pia kuhakikisha kuwa yule ninayezungumuza naye anajisikia kuthaminiwa na kusikilizwa. Hii inanisaidia kujenga mahusiano yenye msingi mara. Iwe ni kazini, shuleni, nyumbani au katika mazingira ya kijami. Mawasiliano ya heshima hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu bila kuumiza wengine na pia kuniruhusu kupokea maoni yao kwa moyo wa wazi. Ninaamini kuwa namna mtu anavyowasiliana huonyesha tabia na utu wake. Kuwa na lugha ya heshima, sauti tulivu na maneno yenye busara husaidia kupunguza migogoro na kuimarisha uelewano. Ninapokutana na watu wenye mitazamo tofauti na yangu. Hujitahidi kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu. Kwa sababu kusikiliza ni sehemu muhimu ya mawasiliano. Kwa kufanya hivyo, ninaepuka majibizano yasiyo na maana na badala yake hujenga majadiliano yenye tija na heshima kwa pande zote. Hii hunifanya nijisikie kuwa mtu anayeheshimu tofauti za watu. Na anayejali hisia zao. Kuwasiliana kwa heshima, pia hunisaidia katika mazingira ya kazi na masomo. Ninapotumia lugha nzuri ya adabu huwa rahisi kushirikiana na wenzangu kupokea maagizo na hata kutoa maoni au mapendekezo bila kuleta mvutano katika mazungumzo hayo. Hii huongeza ufanisi wa kazi na hujenga mazingira mazuri ya kufanya kazi pamoja. Watu wanapohisi kuheshimiwa huwa tayari kusaidia kushirikiana na kuchangia mawazo yao kwa uhuru. Ndiyo maana ninaona mawasiliano ya heshima kama nyenzo muhimu ya mafanikio ya pamoja. Zaidi ya hayo, kuwasiliana kwa upole na heshima hunisaidia kuthibiti hisia zangu hasa katika hali za changamoto au migogoro. Badala ya kutumia lugha kali au kuonyesha hasira huchagua maneno yenye busara na sauti tulivu. Hii hunisaidia kutatua matatizo kwa amani na kuepuka migogoro mikubwa. Pia hunipa heshima mbele ya watu wengine. Kwa sababu wananitambua kama mtu mwenye busara, nidhamu na utu. Hali hii hunijengea imani na heshima kutoka kwa watu ninao wasiliana nao. Kwa ujumla, napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya heshima, upole na adabu kwa sababu huleta uelewano, amani na mahusiano mazuri. Mawasiliano ya aina hii hunisaidia kufikisha ujumbe wangu kwa uwazi, kujenga uaminifu na kuimarisha mshikamano katika jamii. Kwangu, kuwasiliana sio tu kubadlishana maneno. Bali ni sanaa ya kujenga mahusiano chanya na yenye maana katika maisha ya kila siku.

Hapa ni Jibu Refu timu buri, timu bora ya mpira waki rugby ya marekani ambayo wengi wanaiunga mkono ni timu ya taifa ya marekani ya rugby union inayojulikana kama Eagles. Timu hii ya taifa na ikimundo, ikimundo wa wachezaji bora zaidi nchini marekani. Wanaocheza rugby kwa mfumo ya kuminatano hadi kumi natano. Yaani timu kamili ya kirugbi sio siyo rugby sevens Eagles wamekua wakishindana kima taifa kwa miaka mingi wakiwakilisha taifa lao kwenye mashindano makubwa kama kombe la dunia la rugby. Na mechi za kimataifa dhidi ya timu kubwa zaidi duniani. Ingawa, Eagles hawajawahi kushinda kombe la dunia. Wameonekana kama nguvu inayoibuka katika rugby ya kimataifa na ni timu ya namba mbili kwa mguvu kaskazini mwa Amerika, nyuma ya Kanada. Na kati ya timu za mataifa yote Amerika. Timu hii pia inahistoria kucheza kombe la dunia mara nyingi tangu mwaka wa. Elfu moja mia tisa themanini na saba. Na licha ya kushindwa mara nyingi kushindwa mara nyingi dhidi ya magoli makubwa wamefanya vizuri zaidi wakati mwingine ikiwemo kupata ushindi kwenye mechi za kombe la dunia kwa mara kadhaa. Kwa upande mwingine upande wa wanawake United States Women's National Rugby Union Team. Pia ni timu yenye hisoria kubwa na mafanikio. Wanawake wamarekani waliibuka kama wabingwa, wadunia, wakombe la dunia. Mwaka wa elefu moja mia tisa tisaini na moja.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu, ninaamini chakula sio tu kwa ajili ya kushiba, bali pia ni njia ya kujifunza. Kuchunguza utamaduni tofauti na kuboresha afya ya mwili. Kujaribu vyakula vipya hunipa fursa ya kupanua upeo wangu wa ladha na kuelewa namna jamii mbalimbali zinavyo andaa na kuthamini chakula chao. Kila chakula kipya ninachojaribu hunipa uzoefu mpya. Iwe ni ladha, harufu, mwonekano au namna kinavyo andaliwa. Jambo linalonifanya nijisikie kama ninagundua ulimwengu mpya kupitia chakula. Ninapenda sana kuchunguza faida za lishe zinazo patikana kwenye vyakula tofauti. Kwa sababu, kila chakula kinavirutubisho vyake maalum. Vinavyo saidia mwili kwa namna tofauti. Kama kuimarisha kinga, kuongeza nguvu, au kusaidia mmengenyo wa chakula. Kujaribu vyakula vipya hunisaidia pia kuwa na mtazamo mpana kuhusu afya. Badala ya kushikilia aina moja ya chakula. Kila wakati, napenda kubadilisha mlo wangu ili kupata virutubisho tofauti kama protini, vitamini, madini na virutubisho vya asili vinavyo patikana kwenye vyakula mbalimbali. Hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye afya bora na mwenye uelewa mzuri wa mahitaji ya mwili wangu. Pia hunisaidia kuepuka kuchoka na aina moja ya chakula kwa sababu kila mara kuna kitu kipya cha kufurahia na kujifunza. Mara nyingi ninapojaribu chakula kipya, ujitahidi kujua asili yake, jinsi kinavyoliwa katika jamii husika na manufaa yake kiafya. Jambo linalo nifanya nijifunze zaidi hata nje ya maswala ya ladha. Zaidi ya hayo, kujaribu vyakula vipya huniletea furaha na msisimuko wa kipekee. Kuna hisia ya matarajio na udadisi kabla ya kuonja. Na mara nyingi, huleta mshangao mzuri ninapo gundua kuwa chakula fulani kina ladha nzuri au faida nyingi kuliko nilivyo tarajia. Hii hunijengea tabia ya kuwa mfunguka kifikra. Na tayari kujaribu mambo mapya maishani. Siyo tu kwenye chakula bali hata katika nyanja nyingine pia hunisaidia kuthamini kazi ya wapishi na wakulima kwa sababu chakula kinacho fika mezani kinapitia mchakato mrefu unaohusisha juhudi na maarifa. Kwa ujumla, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu kuna nisaidia kuchunguza ladha mpya. Kujifunza faida za lishe kuboresha afya yangu na kufurahia maisha kwa upana zaidi. Kwangu, chakula ni safari ya maarifa, afya na furaha na kila chakula kipya ni fursa ya kuongeza uelewa wangu na kuthamini utofauti uliopo duniani.

Ninapotumia interneti katika maisha yangu ya kila siku. Napendelea kutumia wifi kuliko data ya sim. Kwa sababu ni ya haraka, ya gharama nafuu. Na ina ufanisi mkubwa katika shughuli nyingi ninazofanya. Kwa uzoefu wangu, wifi hunipa muunganisho dhabiti. Unaoniruhusu kufanya kazi, kujifunza kuwasiliana na kupata taarifa. Bila usumbufu wa kukatika mara kwa mara kasi ya wifi hunifanya niweze kufungua tovuti kwa haraka. Kutazama video bila kusubiri sana kushusha faili kubwa na hata kushiriki mikutano ya mtandaoni bila changamoto hii ni muhimu sana kwangu kwa sababu muda ni rasilimali ya thamani. Na muunganisho wa polepole unaweza kupoteza muda na kuleta msongo wa mawazo. Sababu nyingine kubwa inayofanya nipende wifi ni gharama yake kuwa ndogo ukilinganisha na data ya simu. Kwa kutumia wifi hasa ile ya nyumbani au ya taasisi, ninaweza kutumia interneti kwa muda mrefu bila kuhofia kuishiwa na kifurushi au gharama kuongezeka ghafla. Hii hunipa uhuru wa kuvinjari, kusoma makala, kuangalia tarifa za habari za uchumi na kutumia programu mbali mbali bila presha. Data ya simu kwa upande mwingine, mara nyingi huisha haraka hasa unapofanya shughuli nzito kama kutazama video au kushusha faili. Jambo ambalo linaweza kuwa ghali kwa muda mrefu. Kwa hiyo, wifi hunisaidia kupanga matumizi yangu ya fedha kwa busara na kuepuka matumizi yasio ya lazima. Wifi pia hunipa mazingira bora ya kujifunza na kujiboresha. Ninapokuwa na muunganisho mzuri wa wifi. Ninaweza kufuatilia habari za dunia, maswala ya uchumi na maendeleo ya kiteknolojia bila kukatizwa. Naweza kusoma tafiti kuangalia mihadhara ya kielimu au kufanya utafiti mtandaoni kwa kina. Hii inanisaidia kukuza maarifa yangu na kubaki nikiwa na uwelewa mpana wa kinacho endelea duniani. Kwa kuwa ninathamini sana taarifa sahihi za kina, wifi hunirahisishia kufika vyanzo vinavyo aminika bila mpaka. Kwa upande wa mawasiliano, wifi hunifanya niweze kuwasiliana kwa urahisi kupitia barua pepe, mitandao ya kijami na programu za mawasiliano kama whatsapp au video. Mawasiliano haya huwa na ubora mzuri ninapo tumia wifi. Hasa kwa simu za video au sauti kwa sababu sauti huwa wazi na picha huwa safi. Hii hunisaidia kudumisha mahusiano yangu ya kijami. Na kitaaluma bila changamoto.

Ndiyo, napenda sana kufanya kazi nyumbani. Hasa kwa sababu, huniweezesha kusaidia wazazi wangu na pia kunanipa hisia ya kujitolea, uwajibikaji na kuridhika kwa moyo. Kazi nyumbani sio tu kazi ya kawaida ya kila siku. Bali ninafasi ya kujenga uhusiano, mzuri na familia yangu. Kuelewa changamoto wanazo pitia na kushirikiana katika kuhakikisha nyumba inakua mahali pazuri pakuishi. Kila mamara ninaposhugulika na kazi nyumbani iwe ni kupika, kusafisha, kushona au kusaidia kwenye shuguli za kilimo au ufugaji na hisi furaha ya ndani kwa sababu najua kwamba mchango wangu unasaidia kuleta amani na utulivu katika familia yetu. Hii ni tofauti na kazi za kawaida nje ya nyumba. Kwa sababu hapa ninaona matokeo ya juhudi zangu moja kwa moja na jinsi ninavyo boresha maisha ya wale ninaowapenda. Kujaribu kazi nyumbani kuna nifundisha nidhamu na mpangilio wa kila siku. Kwa mfano kushugulika na majukumu kama kupika au kusafisha. Kunahitaji kupanga mda vizuri kuhakikisha kila kitu kina kamilika kwa wakati na pia kufanya kwa ubora. Hii hunisaidia kujenga tabia ya usimamizi wa muda ambao ni muhimu, sio tu nyumbani bali pia katika masomo. Kazi na maisha ya kila siku. Kwa hiyo, kufanya kazi nyumbani sio tu kuna nifundisha ustadi wa maisha, bali pia kuna nipa na fasi ya kuendeleza maadili ya busara, nidhamu na uwajibikaji. Zaidi ya hayo, kazi nyumbani hunipa nafasi ya kujifunza na kuendeleza ujuzi mpya. Kwa mfano, napojishugulisha na kupika, ninafahamu zaidi kuhusu mbinu za chakula. Lishe sahihi na namna ya kuandaa mlo wenye afya. Ikiwa ni kusafisha au kupanga nyumba, ninafundisho umuhimu wa utunzaji wa mazingira na kusimamia mali kwa uangalifu. Kazi hizi zinanifundisha kuwa kila kitendo kidogo, kina maana na kinaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya kila siku ya familia. Kuongezea, kufanya kazi nyumbani pia kuna nisaidia kujenga uhusiano wa karibu na wazazi wangu. Ninapowaonyesha heshima kushirikiana nao na kusaidia katika shughuli za nyumbani najisikia kuwa sehemu ya familia na kuwa muhimu kwa ustawi wake. Hii hunijengea hisia ya kuridhika na furaha ya ndani. Kwa sababu kazi zangu huchangia amani na furaha ya wale ni nao wapenda. Pia, kuna nifundisha kuwa kila moja anaposhirikiana. Familia inakua imara na yenye mshikamano thabiti. Jambo linaloongeza uelewa wathamani ya familia na mshikano mshikamano wakijamii. Kujaribu na kufanya kazi nyumbani kunanisaidia pia kupumzika ki saikolojia. Ingawa ni kazi mara nyingi hunipatia muda wa kutafakari, kupanga mawazo na kuondoa msongo wa akili. Kwa mfani wakati nafanya kazi kama kupanda bustani kusafisha au kupika nakua na wakati wa kuzingatia mawazo yangu. Kusikiliza muziki au hata kuzungumuza na familia kwa utulivu. Hii ni njia nzuri ya kuunganisha kazi na burudani, huku akili ikipumzika na mwili ikitulia.

Sijavaa miwani kwa sababu macho yangu yako katika hali nzuri ya afya na kwa sasa sina tatizo lolote la kuona. Kwa kawaida, watu uvaa miwani ili kurekebisha matatizo ya kuona kama vile kuona mbali, kuona karibu au matatizo ya usawa wa macho. Lakini kwa bahati nzuri, macho yangu haya athiriki na tatizo lolote la kuona. Hii inanifanya niwe na uhuru wa kufanya kazi, kusoma, kucheza mchezo au kushugulika na shuguli za kila siku bila kuwa na vikwazo vya kuona. Kuwa na macho yenye afya pia kuna nipa amani ya akili kwani si lazima nishugulikie na vipimo vya mara kwa mara au kubadilisha miwani mara kwa mara. Kwa mfano, ninaweza kusoma vitabu, kutumia kompyuta, kuangalia televisheni, au kuendesha bila kuwa na wasiwasi juu ya usahihi wa kuona. Pia, kuna nipa uhuru wa kifedha, kwani si lazima nilipe gharama za miwani, au vipimo vya macho mara kwa mara. Zaidi ya hayo, kutokuwa na haja ya kuvaa miwani, kuna nipa hisia ya uhuru na faraja. Sijakabiliwa na hali ya kufikia miwani. Kupoteza au kuharibika, jambo linaloweza kuwa usumbufu kwa wengine. Pia hunifanya niweze kushiriki katika shuguli balimbali za michezo au burudani bila vikwazo. Kwani si lazima, nijali kama miwani yangu itashuka au itavuruga wakati wa kufanya kitu. Kwa ujumla, kwa sasa sijavaa miwani kwa sababu macho yangu yako katika hali nzuri ya afya. Jambo linalonipa uhuru, faraja na amani ya akili katika maisha ya kila siku. Hii inaniwezesha kushugulika na shuguli zangu kwa urahisi na bila vizuizi ya kuona.

Kwa kawaida, nalala masaa nane kwa siku. Na kwa kweli, hii ni kipimo kizuri na chenye afya kwa mwili na akili. Kulala kwa muda huu, kunahakikisha kuamba mwili unapata mapamuziko ya kutosha. Akili inapata nafasi ya kushughulikia tarifa na kumbukumbu za siku. Na mwili unapata fursa ya kujirekebisha kiakili na kimwili. Ni jambo muhimu sana kwa afya ya moyo akili na mfumo wa kinga, kwa sababu usingizi wa kutosha husaidia kudhibiti msongo wa mawazo, kudumisha kumbu kumbu nzuri na kuongeza ufanisi katika shughuli za kila siku. Kila usiku ninapolala masaa nane nahisi kuwa ninaamka nimepumzika na tayari kushughulika na changamoto za siku. Usingizi huu hufanya akili yangu iwe makini. Niwe na uwezo mzuri wa kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi bila kuchoka. Pia hunisaidia mwili wangu kudumisha nguvu na stamina. Jambo linaloongeza tija katika kazi, masomo, mazoezi na shughuli za kila siku zaidi ya haya, kulala masaa nane kuna saidia kudumisha usawa wa hisia na afya ya akili. Wakati mtu analala ya kutosha, anaweza kudhibiti hisia zake vizuri kuwa na mtazamo chanya na kushuggulika na changamoto bila mawazo kubwa. Hii ni muhimu sana kwa maisha ya kila siku. Kwa sababu mtu anapokuwa amepumuzika kisaikolojia hujibua kwa urahisi zaidi na kushirikiana vizuri na wengine.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia ya kipekee na yenye furaha. Kwani kwa mimi siku hizi ni fursa ya kuungana na familia, marafiki na jamii kwa ujumla huku pia nikipata nafasi ya kupumzika na kujiburudisha baada ya shuguli za kila siku kila siku kuu napanga shuguli zangu kwa makini ili kuhakikisha ni sherehe yenye maana yenye furaha na yenye kumbu kumbu nzuri. Moja ya mambo nayoyapenda zaidi ni kupika vyakula tofauti kwani chakula ni kiini cha sherehe. Napenda kuandaa mlo wenye ladha nzuri lishe bora na muonekano wa kuvutia ili kila mtu anayehudhuria aweze kufurahia na kushiriki kikamilifu. Kupika vyakula hivi pia kunanipa nafasi ya kujifunza mbinu mpya za mapishi kujaribu ladha mpya na kuangalia namna ya kuunganisha mirutubisho venye afya na furaha ya ladha hii ni sehemu muhimu sana ya sherehe. Kwani chakula cha pamoja huchangia mshikamano mazungumzo na furaha ya pamoja. Pamoja na kupika, napenda pia kusikiliza muziki wakati wa sherehe. Muziki huleta hali ya furaha, kuamsha ishia nzuri na kuunda mazingira mazuri kushirikiana. Kwa sikukuu, napendelea muziki unaofaa na hali ya sherehe. Kama vile wimbo wa utamaduni, wimbo wa kisasa wa furaha, au hata wimbo wa kidini, unaosababisha hisia za shukrani. Mziki huu unifanya nishirikiane kwa furaha na wale wote waliopo karibu. Na husaidia kila mtu kujiskia huru, kutabasamu, kucheza, na kushiriki sherehe kwa moyo wote. Hii hutoa hisia ya kushirikiana mshikamano na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Pia, napenda kutembelea marafiki na familia wakati wa sikukuu. Hii ni fursa ya kushirikiana hadithi, kuimarisha urafiki na kujenga kumbu kumbu za furaha. Kutembelea marafiki kunanipa hisia ya kuwa sehemu ya jamii na kuwa na uhusiano wa karibu na wale ninaowapenda. Mara nyingi wakati wa ziara hizi tunashirikiana vyakula vilivyopikwa kucheka pamoja kuzungumza kuhusu maisha na kushiriki mawazo mazuri. Hii ufanya sherehe iwe ya kipeke zaidi kuliko shuguli nyingine yoyote ya kawaida. Hali hii ya kushirikiana na wengine pia usaidia kupunguza msongo wa mawazo kuongeza furaha ya ndani na kujenga kumbukumbu za kudumu. Zaidi ya hayo napendelea kupanga sikukuu kwa utulivu na mpangilio mzuri. Kabla ya sherehe kuanza na najipanga kuhakikisha kila kitu kiko tayari. Vyakula vimeandaliwa, muziki umeandaliwa na marafiki au familia wamejulishwa kuhusu muda wa kushiriki. Hii ufanya sherehe iwe ya amani, yenye urahisi na yenye furaha isio na vizuizi. Kuwa na mpangilio huu, kunanisaidia kuwa mchangiaji bora katika sherehe, kuhakisha kila mtu ana furahia na kuondoa wasiwasi usio hitajika.

Napenda kupata habari mtandaoni kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na majukwaa ya habari. Kwa sababu ni rahisi haraka na kuniruhusu kufuatilia taarifa za wakati halisi kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa kawaida, ninatumia Facebook, Twitter na WhatsApp news channels kama vyanzo vya habari zangu. Kila jukwaa lina sifa zake maalum na linanisaidia kufahamu mambo tofauti kwa haraka na kwa urahisi. Kwa mfano, Facebook ni jukwaa linaloniruhusu kufuatilia kurasa za vyombo vya habari. Marafiki na makundi yanayoshirikisha taarifa sahihi na za kuvutia Kupitia Facebook naweza kupata makala za habari, video za matukio ya hivi karibuni na uchambuzi kutoka kwa watu wa habari waliothibitishwa. Hii inaniwezesha kuwa na mwonekano mpana wa kinachoendelea. Kwani, ninapata taarifa kutoka kwa vyombo vya habari tofauti, wanasiasa na wanahabari wauhakika. Zaidi ya hayo, Facebook huniwezesha kuangalia maoni na mitazamo ya wengine. Jambo linalonipa mtazamo wa kina zaidi juu ya tukio fulani. Twitter kwa upande mwingine, ni jukwaa la haraka zaidi. Hasa linapohusu habari za wakati halisi Kupitia Twitter naweza kufuatilia akaunti za vyombo vya habari. Waandishi wa habari, mashirika ya kimataifa na wataalamu wa sekta mbalimbali hii hufanya niweze kupata taarifa mara tu zinapochapishwa. Jambo linalonisaidia sana ikiwa ninahitaji habari za haraka kuhusu uchumi, siasa au matukio kimataifu. Twitter pia huniwezesha kufuatilia mashindano, migogoro au mabadiliko ya haraka katika maswala muhimu kama masoko ya fedha, hali za hewa au maswala ya kijamii. Kwa hivyo ni chanzo cha thamani sana cha habari. Ju ya hayo Whatsapp News Channels ni njia nyingine ninayopendelea. Hizi ni channels ambazo hutuma taarifa moja kwa moja kwenye simu yangu kwa njia ya ujumbe wa haraka. Njia hii ni rahisi sana kwa sababu sihitaji kutumia muda mwingi kuvinjari mitandao mbalimbali. Tarifa zinafika moja kwa moja. Na mara nyingi zinakuwa zimechaguliwa kwa uangalifu na watu wa habari waliothibitishwa. Kupitia Whatsapp naweza kupata habari za kimaandishi, picha na video zinazohusiana na maswala ya uchumi, siasa, michezo au maendeleo ya kimataifa. Hii hufanya niwe na habari sahihi na haraka bila kupoteza muda mwingi. Kumbuka pia kuwa ninapofuata habari mtandaoni, ninahakikisha kuwa nakagua uhalali wa chanzo kabla ya kuamini taarifa yoyote. Kwa mfano, mara nyingi nashirikiana na akaunti za vyombo vya habari vinavyoaminika, kurasa za serikali au wataalamu waliothibitishwa kwenye Twitter na Facebook. Hii husaidia kuepuka usambazaji wa habari zisizo sahihi au uongo. Jambo ambalo ni muhimu sana katika zama hizi za taarifa za mtandaoni.

Ndio, napenda sana kucheza na kutazama michezo kwa sababu kila mmoja wa hizi shuguli unanipa furaha tofauti, changamoto za kiakili na kimwili na nafasi ya kujiburudisha. Kucheza michezo ni jambo ambalo linanifundisha nidhamu, umakini na ustadi wa kushirikiana na wengine. Kwa mfano, napenda kucheza michezo kama mpira, rugby au michezo ya mikono. Kwa siyo tu burdani, bali pia ninjia ya kuboresha afya yangu, kumarisha misuli na kuongeza stamina. Napata furusa ya kujifunza mbinu za kimasomo na kimichezo. Kama vile jinsi ya kupanga mikakati, kushurikiana na wenzangu na kujifunza kuhimili ushindani. Kucheza michezo pia hunipa nafasi ya kupumzika kisaikolojia. Kwani, nakua na umakini mkubwa kwenye mchezo na kujisahau kutoka chanzo kujisahau kutoka changamoto za kila siku. Kwa upande mwingine, kutazama michezo ni jambo linalo nipa furaha ya kipekee. Msisimiko na hisia za mshikamano wa kijamii. Ninapokuwa nikiangalia michezo ya mpira ama rugby au mashindano ya kimataifa ninapata motisha. Kujifunza mbinu za wachezaji wakubwa na kuelewa mikakati mbali mbali ya timu. Kutazama michezo pia kuna nifundisha uvumilivu, mshikamano na kuhimili changamoto. Kwa mfano, wachezaji wanaopakabithiana na changamoto au kukosa alama. Ninaona jinsi wanavyo pambana kugeuza hali hiyo. Jambo, linalonifanya nianze kutafsiri changamoto katika maisha. Yangu kwa mtazamo chanya. Ju ya hayo, kutazama michezo kuna nisaidia kufuata matukio ya kimataifa na kijamii. Michezo mingi ya kimataifa kama mashindano ya kombe la dunia, ligiku ya mpira au mashindano ya NBA Unuezesha kuona mbinu za kitaaluma. Ujio wa wachezaji bora na maendeleo ya kiufundi ya michezo hii ni njia nzuri ya kujifunza kutoka kwa wachezaji walio bobea. Kuona jinsi wanavyo simamia shinikizo na jinsi wanavyo shirikiana na wenzake kufanikisha malengo ya pamoja. Shuguli hizi zote mbili kucheza na kutazama hufanya maisha yangu kuwa na msisimuko burudani na furaha ya kweli. Napata furaha ya kimwili kutoka kwa kucheza na furaha ya kisikolojia na kijamii kutoka kwa kutazamu. Pia huniwezesha ku ungana na familia, marafiki au wenzami kwani mara nyingi tunashirikiana au kuzungumza kuhusu mchezo tunapoangalia. Hii hunijengea hisia za mshikamano. Kushirikiana na furaha ya pamoja jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya ya akili na maisha ya kijamii. Zaidi ya hayo, michezo huniwezesha kujifunza mbinu za kimaadili. Wachezaji wakubwa hunifundisha umuhimu wa nidhamu, kuzingatia maadili na kushirikiana bila kiburi. Napenda kuona jinsi wanavyothamini maadili za michezo kuheshimu wenzake na kushirikiana kwa ufanisi ili kufanikisha lengo latimu. Hii ni somo muhimu sio tukwa michezo, bali pia kwa maisha yangu ya kila siku kwani hunifundisha kuthamini ushirikiano, uvumilivu na bidii.

Napenda sana kununua vitu kwenye maduka ya vyakula Groceries, kwa sababu huniwezesha kupata bidhaa safi. Safi, bora na zenye ubora wa hali ya juu zinazohitajika kila siku. Kwa mimi, maduka ya groceries sio tu mahali pa kupata chakula bali ni sehemu ya kuhakikisha kuwa ninaishi maisha yenye afya. Lishe sahihi na urahisi wa kila siku kwa mfano napenda kununua mboga safi, matunda, maharagwe nafaka na bidhaa za wanyama kama maziwa au mayai kutoka maduka haya. Kwani bidhaa hizi, mara nyingi zinakuwa zimehifadhiwa kwa usafi na zinakidhi viwango vya afya na ubora. Hii husaidia kuhakikisha kuwa chakula ninachokila ni salamu, chenye virutubusho na kinachoongeza afya yangu na ya familia yangu. Juu ya hayo kununua vitu kwenye maduka ya groceries unanipa uhakika wa bidhaa safi na za kisasa vile bidhaa zinazopatikana madukani mara nyingi vimechaguliwa kwa makini na zinatolewa kwa muda mfupi baada ya kuvunwa au kutengeneza. Hii ni tofauti na kununua bidhaa kutoka sokoni au sehemu zisizo rasmi ambapo, mara nyingine, bidhaa zinaweza kuwa zimehifadhiwa muda mrefu au hazina uhakika wa usafi. Kupata bidhaa safi, kunanisaidia kuboresha afya, kuongeza nguvu na kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Kupitia maduka ya groceries pia ninapata urahisi na usalama wa manunuzi. Kila kitu kinakuwemo kwa mpangilio mzuri kutoka sehemu ya mboga na matunda, bidhaa za wanyama, hadi bidhaa za maziwa na viungo vya kupikia. Hii hufanya ununuzi kuwa haraka mzuri na unaendana na mpangilio wangu wa kila siku. Pia maduka haya, mara nyingi yanakuwa na njia za kulipa kwa urahisi. Ushafishaji wa bidhaa na mazingira safi jambo linaloongeza furaha ya kununua Kuongezea Maduka ya groceries hunipa nafasi ya kuchagua bidhaa za aina mbalimbali. Ninaweza kulinganisha bei. Kuchagua bidhaa chenye ubora bora au hata kujaribu bidhaa mpya ambazo zinakuja sokoni. Hii husaidia kuongeza uelewa wangu kuhusu chakula, lishe na ubora wa bidhaa zinazopatikana. Kwa mfano, wakati napata matunda safi, naangalia ni yapi yaliyoiva vizuri, yenye ladha nzuri na yenye virutubisho zaidi. Hii ni sehemu ya kujifunza na kuboresha uelewa wangu wa afya na lishe. Zaidi ya afya na ubora. Kununua vitu kwenye maduka ya groceries pia kunanipa hisia ya urahisi na furaha. Napenda kutembea madukani kuangalia bidhaa na kuchagua vyote vinavyo nihitaji kwa makini. Hii ni fursa ya kuondoa msongo wa mawazo. Kupumzika kisaikolojia na kujiburudisha. Kila ununuzi ni kama tukio dogo na furaha kwani hunipa uhakika kuwa, nitakuwa na chakula chenye afya lishe bora na kinachonifaa mimi na familia yangu.

Sijavaa saa kwa sababu napendelea kutumia simu yangu kuangalia muda. Na kwa sasa nahisi kununua saa kunakuwa ni gharama isiyo na maana. Kwa uzoefu wangu, simu sio tu inaniwezesha kuona muda. Bali pia ni chombo cha kipekee chenye manufaa mengi zaidi kuliko saa. Kwa mfano, simu yangu huniwezesha kuangalia muda, kupanga ratiba, kupokea taarifa, kuwasiliana na watu na hata kufanya kazi nyingine za kila siku. Kwa hivyo, kununua saa kuna hisi kuwa ni gharama isio ya lazima. Kwani kazi zake zote zinafanywa na saa, zinafanywa vyema na simu yangu. Juu ya hayo, kutumia simu badala ya saa, kunanipa urahisi na ufanisi mkubwa.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu, ninaamini teknolojia ni chombo muhimu sana. Kinachorahisisha maisha. Kinaongeza ufanisi na kinapanua maarifa ya mtu. Kila mara teknolojia inapobadilika. Au kuja na ubunifu mpya. Naona ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Na kuboresha namna ninavyofanya mambo yangu ya kila siku. Kuanzia programu za simu mifumo ya kidigitali hadi teknolojia za kisasa kama AI. Vifaa janja na majukwaa ya mtandaoni. Yote hunivutia kwa sababu vinaonyesha jinsi akili ya binadamu inavyoendelea kubuni suluhisho bora kwa changamoto za maisha. Kujaribu teknolojia mpya hunipa urahisi na ufanisi katika shughuli zangu kwa mfano teknolojia imenisaidia katika mawasiliano kupata taarifa sahihi kwa haraka kujifunza mtandaoni na hata kupanga kazi zangu kwa mpangilio mzuri. Badala ya kutumia njia za zamani ambazo zilikua, zinachukua, muda mwingi na nguvu. Teknolojia mpya hunifanya nifanye kazi kwa haraka kwa usahihi na kwa ufanisi zaidi. Hii hunisaidia pia kuokoa muda ambayo ninaweza kutumia kujifunza kupumzika au kufanya shughuli nyingine za maendeleo binafsi pia napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifanya niwe mtu wa kisasa na mwenye uelewa mpana. Dunia leo inabadilika kwa kasi sana, na teknolojia ndiyo inayoongoza mabadiliko haya. Mtu asipojiweka karibu na maendeleo ya teknolojia, anaweza kubaki nyuma, kifikra au kiutendaji. Kwa kujifunza na kujaribu teknolojia mpya, najihisi kuwa sehemu ya ulimwengu unaoendelea. Na ninakua tayari kukabiliana na changamoto za sasa na zijazo hasa katika masuala ya kazi, elimu na biashara ju ya hayo. Teknolojia mpya hunipa motisha na ubunifu. Kila ninapojifunza programu mpya au kifaa kipya akili yangu hufunguka zaidi na kunifanya nianze kufikiria njia mpya za kutatua matatizo. Teknolojia hunipa mawazo mapya hunionyesha njia mbadala za kufanya kazi na hunifanya niwe mbunifu zaidi kwa mfano. Kupitia teknolojia naweza kujifunza ujuzi mpya kama programming, data analysis au matumizi ya AI Ambayo yanaweza kunifungulia fursa nyingi zaidi za maendeleo ya kitaaluma na kiuchumi. Kwa upande mwingine, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa umakini na nidhamu. Si kwa kufuata kila kitu kipya, bila kuelewa faida zake. Huwa najitahidi kuelewa madhumuni ya teknolojia husika. Manufaa yake na athari zake kwa maisha yangu. Hii hunisaidia kutumia teknolojia kwa njia chanya na yenye tija. Badala ya kuiruhusu inipotezee muda au kunifanya niwe tegemezi kupita kiasi. Kwangu, teknolojia ni chombo cha kunisaidia, si cha kunitawala.

Ndiyo, nimelima hapo awali. Na napenda sana shughuli ya kilimo. Kwa sababu inanisaidia kuwa na uhakika wa chakula cha kila siku. Pia huchangia afya nidhamu na uelewa maisha ya asili. Kwa kweli, kilimo ni jambo muhimu sana katika maisha yangu. Kwani si tu kwamba huniwezesha kupata chakula bali pia hunifunza uvumilivu nidhamu na kazi kwa bidii. Napenda kilimo cha mboga, matunda na nafaka kwani kila kitu kinacholimwa kina dhamani ya lishe. Afya na maisha bora kwa mfano. Napenda kulima mboga kama kabenji, sukuma wiki na nyanya. Kwani huniwezesha kuwa na chakula safi na chenye virutubisho kila siku. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya yangu na familia yangu. Kupitia kilimo pia ninapata uhakika wa chakula kisicho kosekana. Hii ni faida kubwa kwa sababu mara nyingi soko linaweza kuwa na upungufu wa bidhaa. Bei kuwa juu au chakula kisicho safi. Kwa kulima nyumbani au shambani ninakuwa na uhakika wa chakula cha kutosha safi na salama hii huniwezesha kuhepuka utengemezi mkubwa kwenye maduka na kunanipa uhakika wa lishe bora kila siku. Hali hii ya uhakika hufanya nijisikie amani ya akili na kuridhika kwa kuwa na chakula kwa wingi na usafi unaohitajika zaidi ya chakula kilimo hunisaidia kujenga nidhamu na ustadi wa kupanga. Kufanya kilimo si kazi rahisi. Inahitaji kupanda mbegu, kuhakikisha maji yanatosha, kupanda kwa wakati, kudumisha mimea na kuvuna kwa wakati sahihi. Shughuli hizi hunifundisha jinsi ya kuwa mwenye mpangilio na makini na jinsi ya kushughulika na changamoto mbalimbali. Zinazo jitokeza kama ukame, wadudu au changamoto za hali ya hewa. Hii nidhamu sio tu inanikomboa kwenye kilimo bali pia hufaidisha maisha yangu ya kila siku, kazi na masomo. Kilimo pia hunipa uhusiano wa kipekee na asili. Napenda kuangalia mimea ikikua. Kusikia sauti ya mvua ikinyesha shambani na harufu ya udongo wa shambani. Hali hii ya asili hufanya nifurahi kupumzika kisaikolojia na kudumisha mtazamo chanya wa maisha. Pia hunijengea uelewa wa umuhimu wa kuhifadhi rasilimali, maji na mazingira kwani kila kitu kinacholimwa kinahitaji mazingira mazuri ili kustawi. Juu ya hayo, kilimo ni njia ya kujenga uhakika wa kiuchumi. Mboga, matunda na nafaka zinazo lima mara nyingi, huweza kutumika, pia kuuza. Hivyo kunanisaidia kupata kipato kidogo cha ziada. Ni fursa ya kujitegemea kifedha, kuekeza katika mahitaji muhimu na pia kusaidia familia yangu. Kupitia kilimo na kuwa na uhakika wa lishe afya na hali ya kifedha kwa njia ya kipekee.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi huwa napanga ratiba yangu ya kesho. Kisha ninaomba, kisha ninalala. Na mchakato huu ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwani huniwezesha kuishi niishi kwa mpangilio amani ya akili na utulivu wa kiroho. Kwanza kabisa napanga ratiba ya kesho. Hii inanihusisha kuangalia kazi na majukumu yote nitakayofanya, hupanga vipaumbele na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa wakati wake. Kupanga ratiba kunanisaidia kuwa makini kwa kila jambo, kuepuka msongamano wa shughuli na kuhakikisha siwezi kupoteza muda bila sababu. Kwa mfano, napanga muda wa masomo, kazi, burudani na mapumziko, ili kila siku iwe na tija na mpangilio. Mchakato huu hunifanya nianze kesho, nikiwa tayari, kisaikolojia na kikiwa na mtazamo mzuri wa siku mzima. Baada ya kupanga ratiba, ninaomba kuomba kabla ya kulala ni jambo la kiroho ambalo linanisaidia kupata amani ya moyo na akili. Hii ni fursa ya kutoa shukurani kwa kile nilichopata siku ya leo. Kuomba ulinzi na mwongozo wa kesho na kuomba hekima ya kufanya maamuzi sahihi. Kuomba kunanifundisha pia uvumilivu, subira na kushikamana na imani. Jambo ambalo linanisaidia kukabiliana na changamoto za maisha bila kuwa na wasiwasi hali hii ya kiroho hufanya nitalala kwa utulivu na moyo mchangamfu bila mzigo mawazo hasi. Baada ya kupanga ratiba na kuomba ninaendelea kulala, kulala jioni kunahakikisha mwili unapata mapumziko muhimu. Kwa kawaida, ninalala masaa saba hadi nane. Jambo ambalo ni la afya kwa akili, mwili na nguvu za kisaikolojia usingizi huu husaidia mwili kupona, akili kushughulikia taarifa, na mwili kuwa na nguvu za kudumu kwa shughuli za kesho. Au siku itakayofuata. Kwa kuzingatia mpangilio huu, napata muda wa kutosha wa kupumuzika. Na hali hii inaniwezesha kuamka siku ifuatayo, nikiwa na nguvu, furaha na motisha ya kufanya kazi kwa tija. Zaidi, mchakato huu wa kila jioni huniwezesha kudumisha nidhamu, binafsi. Kuishi kwa mpangilio, kuzingatia ratiba, kuomba na kisha kulala kwa wakati unaofaa hufundisha nidhanu ya maisha. Hii ni muhimu sana kwa sababu inahusiana na ufanisi wa kila siku. Afya na akili na mafanikio ya binafsi nidhamu hii inasaidia pia kuepuka msongo wa mawazo. Kufanya maamuzi kwa busara na kudumisha uhusiano mzuri na wengine kwa kuwa mtu akiwa na mpangilio, utulivu na furaha, anakuwa na hisia chanya za kushirikiana. Zaidi ya afya na nidhamu, mchakato huu huniwezesha kujiburudisha kisaikolojia. Kua na ratiba ya kupanga, kuomba na kulala, kunanisaidia kupumzika kisaikolojia, kuondoa wasiwasi na kurekebisha mawazo baada ya siku yenye, shughuli nyingi. Hii hufanya nifikie usingizi nikiwa na akili safi. Moyo mchangamfu na mtazamo chanya jambo linaloongeza furaha na ufanisi wa kesho.

Ndiyo, napiga kura bila kukosa. Kwa sababu, ni njia muhimu ya kuchangia maendeleo ya inchi. Na kuhakikisha kuwa, viongozi wanaochaguliwa, wanatoa matokeo bora kwa wanainchi. Kwa mimi, kura siyo tu haki ya kimsingi ya kila raia, bali pia ni juhudi ya kuhakikisha mustakabali mzuri wa inchi. Kwani kila mgombea aneepua nafasi ya uongozi, anaathiri moja kwa moja maendeleo ya uchumi, elimu, afya na huduma za jamii. Kwa hivyo, kupiga kura kunanisaidia kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisiasa. Na kuakikisha sauti yangu inasikika katika kuunda mstakabali wa taifa. Kabla ya kupiga kura, mimi huwa nafanya utafiti makini kuhusu wagombea na sera zao. Hii ni muhimu ili kuhakikisha kuwa nifanyacho ni kwa busara na si kwahisia za muda au shinikizo la wengine. Ninaangalia historia ya mgombea. Maadili yake, uwezo wake wa kiongozi na jinsi anavyopanga kutekeleza miradi ya maendeleo. Kupitia utafiti huu, ninaweza kutambua mgombea ambaye ataweza kuleta mabadiliko chanya kwa wanainchi na kuboresha huduma za kijami. Kwa mfano, mgombea ambaye anasera za kuimarisha uchumi, kukuza elimu na kuhakikisha huduma za afya kwa wote. Ni kiongozi ninae mchagua kwani anasaidia kutimiza matarajio ya wanainchi kwa ufanisi. Kupiga kura pia ni njia ya kujenga uajibikaji wa kisiasa. Kwa kushiriki katika mchakato wa uchaguzi, ninatoa ujumbe kwa viongozi kuwa. Wanainchi, wanaangalia, wanathamini na wanafuatilia utendaji wao. Hii hufanya viongozi wa hakikishe kuwa wanatekeleza ahadi zao kwa makini. Kwa kwani wanajua wanainchi wanashiriki kikamilifu katika mchakato wakisiasa. Kwa hivyo, kupiga kura siyo tu haki yangu bali ni wajibu wakijamii na fursa ya kuimarisha uwajibikaji wa kiongozi katika nchi. Zaidi ya hilo, kupiga kura kunanisaidia kuongeza kuelewa kwa kisiasa na kuelimisha wengine. Napenda kushiriki katika mijadala ya kisiasa, kufuatilia habari za wagombea na kuelewa sera mbalimbali. Hii hufanya niwe rahia wa mfano. Sio tu kwa kupiga kura, bali pia kwa kuelimisha wengine, familia na jamii yangu kuhusu umuhimu wa uchaguzi na jinsi ya kuchagua viongozi bora. Kwa njia hii napanua ushawishi wangu na kuchangia uboreshaji wa jamii kwa ujumla. Kupiga kura pia, huniwezesha kushiriki kikamilifu katika demokrasia. Demokrasia inategemea ushiriki wa wanainchi katika maamuzi ya kisiasa, na kila kura inachangia katika mabadiliko makubwa ya taifa. Kwa kushiriki kikamilifu, ninaonesha kuwa, mimi ni raia, anaye jali maendeleo ya taifa, maslahi ya wanainchi na mustakabali wa inchi. Hii ni njia ya kuhakikisha, kuwa kiongozi anayechaguliwa, anaendana na matarajio ya wanainchi, na kuleta maendeleo kwenyu.

Kila wakati wa mvua, napanga shuguli zangu kuzunguka kilimo. Kwani napenda sana msimu wa mvua. Kwa kweli, mvua ni mabadiliko ya hali ya hewa ambayo hunipa furaha kubwa. Na pia huchangia kikamilifu mpangilio wangu wa kila siku. Napenda kusikia sauti ya mvua ikinyesha. Kwani inanifanya nijisikie utulivu na furaha ya ndani. Ni hisia maalumu ambayo hunifanya nipumzike kisaikolojia na kuwa na mtazamu chanya wa maisha. Kwa hivyo mvua si tu chanzo cha maji kwa mimea na mazao bali pia ni chanzo cha furaha na motisha kwangu binafsi kwa kuwa napenda kilimo. Mvua hubadilisha mpango wangu wa kila siku. Hasa ikiwa siku ya kawaida nilikuwa na shuguli nyingine za kibiashara au kazi nyinginezo. Wakati mvua inanyesha napanga mpango wangu wa siku hiyo. Kuwa kwenye shamba kuandaa mimea kupanda mbegu au kudumisha mazao yangu. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha. Inakua vizuri na kutia mazao yenye ubora zaidi. Kwa hivyo mvua hubadilisha mpango kwangu wa kibiashara kuwa wa kilimo. Jambo ambalo huniwezesha kuwa na uhakika wa chakula na hata fursa ya kuongeza kipato kutokana na mauzo ya mazao. Juu ya hayo kufanya shuguli za kilimo wakati wa mvua huniwezesha kujifunza na kuimarisha ustadi wangu wa kilimo. Kila shamba linahitaji mpangilio makini. Kuelewa aina ya mbegu muda wa kupanga na jinsi ya kushugulikia changamoto zinazo tokea. Kama vile wadudu au mvua nyingi kupita kiasi. Kufanya haya kunanisaidia kuwa na nidhamu, subira na uwelewa wa kina wa kilimo. Shuguli hizi pia hufundisha kuzingatia mpangilio wa asili. Kwani mvua hubadilisha hali ya shamba na jinsi mimea inavyo stawi. Msimu wa mvua pia hunipa uhakika wa mazao safi na yenye virutubisho. Kwani mimea inakuwa kwa maji ya asili, udongo unakuwa na rutuba na mazao huwa na ubora, bora zaidi. Hii inaniwezesha kuwa na chakula cha kutosha kwa familia yangu, kupunguza utegemezi kwenye maduka na kuhakikisha lishe bora kwa kila mtu. Hali hii huniwezesha kuwa na amani ya akili na furaha ya ndani. Kwani najua kuwa, ninaendelea kujihakikishia uhakika na chakula kwa muda mrefu. Zaidi ya umuhimu wa kilimo, mvua hunisaidia kupumizika kisikolojia. Sauti ya mvua ikinyesha, huniwezesha kuwa na hali ya utulivu na furaha. Na mara nyingi napatia muda wa kufikiria, kupanga maisha na kujiandaa kisaikolojia kwa shuguli za siku zinazofuata. Hali hii ya utulivu hufanya nishirikishe furaha hii na familia na marafiki kwa kushirikiana shuguli za shama au kwa kufurahia hali ya mvua pamoja.

Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha sana kuwa na nidhamu na kujitolea kikamilifu katika kila jambo ninalonifanya. Kwa kweli kazi ni shule ya maisha na kila siku kuliweka changamoto la masomo amabayo huimarisha kiakili kimwili na kisaikolojia kwanza kabisa nidhamu imekuwa jambo la msingi nililojifunza kutokana na kazi. Kua na nidhamu kunamaanisha kufuata mpangilio wa kazi, kueshimu muda na kuhakikisha kila jambo limekamilika kama ilivyopangwa. Kwa mfano, kujua kuwa lazima nifikie kazini kwa wakati, nimalize majukumu yangu kwa ufanisi na kuepuka ucheeleweshaji kunanisaidia kuwa mtaalamu, mwaminifu na wa kuaminika. Hii ni somo ambalo sio tuh lina faida kazini, bali pia linaathiri maisha yangu binafsi, kwani huniwezesha kuwa na mpangilio katika kila kipengele cha maisha yangu. Pili, kujitoa kikamilifu ni jambo jingine ambalo kazi imenifundisha. Kila kazi yenye maana inahitaji mtu kuwa tayari kutoa nguvu muda na mawazo yake yote bila kupunguza ubora wa matokeo. Kupitia uzoefu wa kazi, nimejifunza kwamba mafanikio hayawezi kupatikana kwa njia ya urahisi, bali yanahitaji bidii, usahimilivu na dhamira dhabiti. Kwa mfano, kufanya kazi kwa kujitolea kunahusisha kushugulikia changamoto bila kukata tamaa. Kutatua matatizo kwa busara na kuhakikisha malengo ya kazi yanatimizwa kwa wakati. Kujitolea pia huniwezesha kushirikiana vizuri na wenzangu. Kwani kila mmoja anaona kuwa anajali mafanikio ya kimoja. Nasio tu mafanikio yako binafsi. Juu ya hiyo, uzoefu wa kazi umenifundisha umuhimu wa ubora na ufanisi. Nidhamu na kujitolea, huchangia mmoja kwa moja matokeo bora. Nilipoanza kushughulika na majukumu mbalimbali. Niligundua kuwa kufanya kazi bila mpangilio, au bila kujitolea kunasababisha matokeo hafifu. Ucheleweshaji na changamoto zisizohitajika. Hiyo basi kujifunza kufuata mpangilio, kuepuka ucheleweshaji na kutoa bidii bila kuangalia gharama kuna niimarisha katika kufanikisha kila jambo ninalolifanya. Hii ni somo muhimu ambalo ninaongeza ufanisi wangu, siyo tu kazini, bali pia katika masomo, biashara au shughuli nyingine za maisha. Uzoefu wa kazi pia umenifundisha umakini na uwajibikaji. Nilijifunza kuwa kila hatua ninaochukua ina matekeo na kuwa mtaalamu wa kweli. Kuna maanisha kubeba uwajibikaji wa matokeo ya kazi yangu. Hii inamanisha kuwa lazima nifanye kila kitu kwa umakini. Kuzingatia maelekezo na kuhakikisha kila jambo nimekamilika kwa kiwango cha juu zaidi. Uzoefu huu huniimarisha kiakili na kisaikolojia. Kwani unajenga tabia kuwa mwadilifu mwenye kujitegemea na aneyejali mafanikio ya kazi. Zaidi ya nidhamu kazi imenifundisha pia uvumilivu na subira. Katika kazi, mara nyingi kuna changamoto uzisizotarajiwa, mashikinizo ya muda au matatizo ya kila siku. Kupitia uzoefu huu, nimejifunza kudumisha utulivu kushugilikia changamoto kwa busara.